Hii ni swali ambalo linanifanya nishushe pumzi ndefu na kurudi nyuma kwenye kurasa za tiba za maisha yangu katika safari ya binadamu kuna matukio mengi, mengine ni madogo kama mbegu na mengine ni makubwa kama mlima Lakini kwangu, tukio ambalo linabadilisha mwelekeo wa maisha yangu ni kanifundisha maana ya ujasiri na kunipa utambulisho niliyo nao leo Si siku niliofanya uamuzi wa kuwacha kazi niliyo kuwa nimezoea kwa miaka mingi ili kufuata ndoto yangu ya kuanzisha biashara yangu mwenyewe katika hali ya sintofahamu Kwa miaka mingi nilikuwa nimifungwa kwenye pingu za dhahabu Nilikuwa na kazi nzuri, mshahara wa uhakika kila mwisho wa mwezi na heshima mbele ya jamii Lakini ndani yangu kulikuwa na sauti iliokuwa ikipiga kelele kila siku sauti ya kutaka kuwa kuumba kitu changu mwenyewe sauti ya kutaka kutafuta matatizo ya watu kama namna yangu na si kwa kufuata mwelekezo ya bosi na kumbuka vizuri sana usikuwa kuamkia siku hiyo muhimu Nilikuwa nimekiti kwenye kiti changu cha mbao sebuleni nikiwa nimeshika barua yangu ya kujiuzulu mkono wangu ulikuwa unatetemeka akili yangu ilikuwa uwanja wa vita upande mmoja ulikuwa unaniambia wewe ni mwenda wazimu Unaacha mshahara wa uhakika Unawatoto wa kusomesha na kodi ya kulipa Lakini upande mwingine upande wanafsi ulikuwa unanigonga Iki afuta hivi sasa utaweza ukiwa na majuto makubwa zaidi kuliko hofu ya kufeli siku huo, sikuweza kulala, nilitazama dali kwa saa nyingi, nikifikiri kuhusu kesho Hapo ndipo nilipogundua kuwa maisha yalipimwa kwa idadi ya miaka tunayoishi mbali kwa wakati zinazofufanya tuchukuwe hatuaza kishujaa Niliamua kuwa sitaki kuwa mtazamaji wa maisha yangu mwenyewe Nataka kuwa rubani Asubuhi hiyo iliyofuata miguu yangu ilihisi kuwa na uzito watani moja Nilipokuwa nikitembea kuelekea ofisini ya mkurugenzi wangu Harufu ya kahawa ofisini na sauti ya printer Zilikafanya kazi ilihisi kama zilikuwa zikini niaga Nilipoingia ndani na kuweka barua ile mezani chumbani kikikawa na ukimya wa ajabu bosi wangu alinitazama kwa mshangao na kuniuliza Unaenda wapi? Je, unataka nyongeza ya mshahara Nilimtazama machoni na kusema kwa sauti tulivu lakini yenye msisitizo Sinaenda kwenye kampuni nyingine bosi naenda kujifatafutia mimi mwenyewe katika sekunde ile ile niliposema maneno hayo Nilihisi kama tena elfu moja ya mzigo imetoka begani mwangu Hii ilikuwa tukio muhimu kwa sababu niligundua kuwa nguvu ya neno Hapana kwa kitu kimoja ndio inayofunga ndio kwa kitu kikubwa zaidi wiki chache za kwanza baada ya kuwacha kazi kazi kuwa rahisi kama nilivyotarajia kwenye ndoto yangu Hapo ndipo tukio hili lilipo zidi kuwa muhimu Nilijikuta nikifanya kazi kwenye meza ndogo ya jikoni bila timu ya kunisaidia na bila uhakika wamteja wa kwanza Kulikuwa na siku ambazo nilihisi baridi ya hofu ikitanda mwilini mwangu Nilijiona nikianganisha maisha yangu ya sasa na ya zamani Lakini katika kipindi hiki cha ngawa nilijifunza katika ambacho hakuna darasa la biashara ningeweza kunifundisha uvumilivu Nilijifunza kuwa mbunifu kwa sababu sikuwa na chanzo lingine ka kila wataliwa na wateja walikuwa wananijenga Hii ilikuwa tukio la kuwaliza upya kwa tabia yangu Niligundua kuwa mimi.

Hii ni swali linalochochea shauku yangu ya kutaka kuungana na ulimwengu wa kina zaidi lugha si mkusanyiko wa maneno na kanuni za sarufi tu ni ufungo wa utamaduni, historia na namna mpya ya kufikiri Ikiwa ningepata nafasi ya kuchagua lugha moja ya kujifunza kwa ufasaha sasa hivi bila shaka ningechagua kifaransa Kuna sababu nyingi zinazofanya moyo wangu uvutike na lugha hii karimu Lakini kubwa zaidi ni uwezo wakunifungulia milango ambayo kwa sasa imefungwa mbele yangu Kuanzia sanaa hadi siasa za kimataifa sababu ya kwanza kabisa ni hisia uzuri wa sauti ya kifaransa kuna Kuna namna lugha hii inavyonitiririka kama mziki Ninaposikiliza watu wakizungumza kifaransa Hata kama sielewi kila neno Nilihisi kama ninasikiliza wimbo wa wimbo taratibu inajulikana kama lugha ya mapenzi na ninaamini hilo litatokana na ulaini wa matamshi yake na mfumo wake wa kishairi kujifunza kifaransa kwangu ni hamu ya kutaka kuelewa ulimwengu kwa rangi tofauti Kingeneza ni lugha ya vitendo na biashara Lakini kifaransa kinaonekana kuwa na maneno mengi yanayo eleza hisia na falsafa na undani zaidi Ningependa siku moja niweze kusoma vitabu waandishi mashuhuri kama Victor Hugo, Alberta Camas katika lugha yao ya asili Hii ili nipate radha hasili ya kile walichokuwa wakifikiria bila kupitia tafsiri ambayo mara mingi hupoteza uhalisia kama mkaazi wa Afrika, sababu yangu ya pili ni ya kimkakati na kindugu Afrika ni baraza lenye wazungumzaji wengi wa kifaransa kuliko bara lingine lolote duniani Ninapofikiria kuhusu kujifunza kifaransa Ninaona farsa ya kuwasiliana na ndugu zangu huko DRC, Senegal, Ivory Coast na nchini nyingi nyingine ina huzinisha kuona kuwa mimi ni muafrika lakini siwezi kuzungumza na nusu ya bara langu Kwa sababu ya kizuizi cha lugha tuliyorithi kujifunza kifaransa, kuna nipa uwezo wa kusafiri kutoka Dr. Hadi Kinsasha ni kibadirishana mawazo, ni kifanya biyashara na kujenga mahusiano bila kuhitaji mkalimani na huu ni ukombozi wa kifikira na kijamii unaowezesha kuwa raiya kamili wa Afrika kitaaluma, kifaransa ni moja ya lugha rasmi za umoja wa mataifa umoja wa Afrika na mashirika mengine kimataifa kama msalaba mwikundu Ndoto yangu ya kushiriki katika kutatua changamoto za dunia Inahitaji zana hii muhimu katika meza ya mazungumzo ya kimataifa Kifaransa bado ni lugha ya kidiplomasia yenye hathi kubwa Kuijua lugha hii kunaniwezesha kuelewa nyakara muhimu kushiriki katika mikutano na kutoa mchango wangu kwa usahihi zaidi ni uwezekeji katika mtaji wangu wa kijamii Social capital ambao utapunua wingo wangu wa ajira na uwashishi zaidi wa mipaka ya lugha yangu ya sasa sayansi inasema kuwa ukijifunza lugha mpya ni kama kufanya mazoezi ya akili Yani mental gym Kifaransa kina changamoto zake Vitenzi vinavyobadilika mara kwa mara inaitwa conjugations jinsia ya maneno Masculine and feminine na matamushi yanayohitaji kutumia koo kwa namna ya kipeke Mimi napenda changamoto Ninapenda kufikilia kuhusu kujifunza lugha hii ninaofarufursa ya kufanya ubongo wangu uwe na uwe.

Hii ni swali a mbalo hugusa hisia mchanganyiko za wafanyikazi wengi mchanganyiko wa wasiwasi matumaini na wakati mwingine shinikizo la kukataa kuthibiti thamani yetu Kwangu mimi nimeacha kuzitazama tathmini kama kazi kama juhukumu ya mwisho ya mwaka na badala yake nimeanza kuziona kama kioocha ukuwaji wangu na dira ya ya safari yangu ya kitaaluma Hapa kuna ufafanuzi zamani siku ya tathmini ilikuwa siku ninayo panga kuliko siku nyingine yoyote ofisini Nilikuwa nahisi kama wanafunzi anayesa subili matokeo ya mtihani mkuu ni kiogopa kuwa mapungufu yangu yataniku yata nikwaa kuwazi na mafanikio yangu yata puuzwa Lakini baada ya miaka kathaa ya uzoefu, mtazamo wangu umebadilika Sasa ninaona tathmini kama kituo cha kupumzika, yaani pitstop kwenye mbio za kitaaluma ili kuangalia kama matairi yangu ya na uwepo wa kutosha na injili yangu inafanya kazi ipasavyo Jambu la kwanza ni nalohisi kuelekea tathmini ni kusha uku ya kupata mtazamo wanje sisi binadamu maranyingi tuna upofu wa hiari, yaani blind spot Tunaweza kuthamini tunafanya kazi nzuri sana kumbe kuna maeneo tunakwama au tunaweza kujitharau kumbe tunafanya mambo makubwa Tathmini inanipa fulsa ya kuona kile ambacho bosi wangu na wenzangu wanakiona kwangu huu ni ukweli ambao ingawa wakati mwingi unaku unaweza kuwa mchungu ni mugimu sana kwa ukuwaji wangu Ninajihisi mwenye bahati ninapopata tathmini inayojenga yaani constructive feedback Kwani hii ndio njia pekee ya mimi kuto zubam kwenye kiwango kimoja bila Tathmini ningekuwa kama mtu anayekimbia gigizani bila kujua kama anaelekea kwenye mwamba au kwenye mstari wa ushindi. Sita sema uongo, bado ninahisi kidonda kidogo moyoni ninapopokea ukosoaji. Hii ni asili ya binadamu katika kusifiwa tu. Ni napofungua ripoti ya tathmini na kuona maneno ya nayohitaji marekebisho hisia ya kwanza inayokuja ni kujihami akili yangu huanza kutafuta visingizio Lakini mteja ilichelewa au sikupewa vitenzi vitendea kazi vya kutosha Hata hivyo nimejifunza kuthibiti hisia hiyo Padala ya kuchukua kama shambulio la kibinafsi Nimeanza kuchukua kama muongozo wa ukarabati Najihisi mkomavu ninapoweza kuketi na ku kusikiliza mapungufu yangu bila hasira Hii imenibadirisha tathmini kutoka kwa uwanja wa vita na kuwa meza wa ushauri Ningegundua kuwa watu mtu anayenikosoa kwa niyanjema ndiye anaye jali maendeleo yangu Zaidi kuliko yule anayenisifu kwa kinafiki upande wapili wa tathmini unanipa hisia ya kutosheka na uthaminiwa Hakuna kitu kinachochochea hari yangu ya kazi kama kuona mafanikio yangu ya meandikwa kwa kutambuliwa rasmi katika pilka pilka za kila siku mara nyingi tunasahau kusherekea ushindi mdogo mdogo Tathmini inanifanya ni simame na kusema nilitimiza hili na kampuni imeona Hii inanipa ni shati ya kuanza mzunguko mwingine wa kazi kwa kasi zaidi. Inanifanya nihisi kuwa mimi ni ni si number two kwenye mfumo wa kampuni. Mbali ni kiungo muhimu kinachochangia kwenye mafanikio ya pamoja. Heshima ni ninayopewa kupitia tathmini chanya ndiyo inayonipa pumzi ya kukia kili.

Hii ni swali linaloguza moyo kwa sababu besiboli si mchezo wa kasi tu. Ni mchezo wa hisia, subira na mabadiliko ya ghafla yannayoweza kugeuza historia dani ya sekunde moja. Ninapofikiria wakati mkuu, yaani the greatest moment ya basketboli, akili yangu inasafiri hadi usiku wa tarehe mbili, novemba mwaka wa elfu mbili na kumi na sita. Huu ulikuwa mchezo wa saba wa World Series katika Chicago Cubs na Clavent Lance Indians. Hii ili uelewe ukuu wa wakati huu, lazima uelewe dhana ya laana. Chicago Cubs walikuwa hawajashinda ubingwa wa dunia kwa miaka, mia moja na nane. Vizazi vilizaliwa na kukufa bila kuona timu yao ikinyakuwa taji Kulikuwa na imani kuwa timu hiyo imelaaniwa The curse of the Billy Goats Hivyo mchezo huu wa saba haukuwa mchezo wa mpira tu ulikuwa ni vita vya kutoa pepo na miungo mingi ya kushindwa Nakumbuka misisimko ya kuanza kwa mchezo ule. Clevance ilikuwa wenyeji na uwanja ulijaa mashabiki waliyokuwa na njaa ya ushindi. Kila mpira ulirushwa ulihisi kama una uzito wa tani elfu moja. Mimi nikiwa mtazamaji nilihisi baridi ya hofu na moto wa matumaini kwa wakati moja. Cubs walianza kwa kasi. Dexter Flora alipiga homerun ya kwanza kabisa. Jambo ambalo halijawahi kutokea katika historia ya mchezo wa saba wa World Series. Nilishangilia nikiwa nimesimama. Hapo ndipo nilihisi kuwa labda safari hii historia itaandikuwa upya. Besiboli ina tabia ya kuinua juu kisha kukuangusha chini kwa kikatiri. Cubs walikua wakiongoza kwa sita tatu, hadi mzunguko wa nne. Ushindi ulikua unanukia, lakini Cleveland wakakataa tamaa. Raji Davis alijitokeza kupiga home run point mbili ili silosawisha mchezo kuwa sita sita Wanja ulilipuka kwa kelele Mimi nilijishika kichwa Nilihisi ile laana ikirejea Hapo ndipo uzuri wa besiboli unapoonekana Mchezo huisha hadi kifo cha mwisho dakika ile ilikuwa na giza nene kwa mashabiki wa Chicago Kila mmoja alikuwa anajiuliza je itatokeaje tena je tutashindwa dakika za mwisho Hapo ndipo hii inapokuwa la ajabu zaidi Baada ya mzunguko wa tisa kukamilika kwa sare ya sita sita mvua mkubwa ilianza kunyesha Mchezo ulisimamishwa kwa dakika kumi na saba katika dakika hizo, Jason Hayward, mchezaji wa Cubs alikusanya wenzake kwenye chumba kidogo kuwafanyia mazoezi alitoa hotuba ambayo sasa ni sehemu ya hadithi za kale alisema, sisi ni timu bora duniani Mvua hii imekuja ili tushushe pressure Tuendeni tukaandike historia. Juu ni wakati mkuu kwangu kwa sababu unaonyesha kuwa michezo ni nguvu za mwili tu. Ni ustahimilivu wa akili. Mvua ile haikuloa uwanja tu. Iliosha hofu ndani ya mioyo ya wachezaji. Mchezo ulipoanza tena, Cubs walirudi wakiwa na njaa mpya Benz Robist alipiga mpira uliomleta mchezaji mmoja nyumbani na Gafra Cubs wakaongoza na saba sita Miguel Mentoria akaongeza ingine kwa kuwa nane sita Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakidunda kifuani Kila shabiki.

Hii ni swala inayogusia msingi wa tajili yangu na jinsi ninavyoelewa mfumo wa mwili na akili yangu. Kwangu, mimi wakati wakufanya kazi vizuri zaidi ni suwala la kubatisha. Ni matokeo ya uchunguzi wa muda mrefu na saa zangu zaki bioloji. Kwa biolojia, baada ya majaribio mengi, nimegundua kuwa mimi ni ndege wa alfajiri. Wakati wangu wa dhahabu ambapo akili yangu inafanya kazi kwa kasi ya ajabu na ubunifu wangu unachuruzika ni wakati ya saa kumi na moja alfajiri na saa nne asubuhi. Kuna kitu cha kikwachi kuhusu saa kumi na moja alfajili Wakati ulimwengu mwingi ukiwa bado umelala na giza likiwa bado inapambana na mawingu ya kwanza wajua Mimi nilihisi kuwa na nguvu ya kipekee huu ndio wakati ambao ninafanya kazi zangu nzito zaidi sababu ya kwanza, inayofanya asubui kuwa wakati wangu bora ni ukosefu wa vishawishi, saa kuminamoja alfajili, simu yangu hailili. Hakuna ujumbe wa whatsapp unaoingia, hakuna baruapepe za dharura, na hakuna kelele za magari au majirani. Utulivu huu wa nje unatafsiriwa kuwa utulivu wandani. Akili yangu inatoka kwenye usingizi ikiwa safi kama karatasi nye upe ambayo haijandikiwa kitu katika saa hizi ninauwezo wakuzingatia jambo moja kwa saa mbili mfululizo bila kupotezo umakini Tafiti za kisayansi kuhusu muundo wa saa ya mwili zinaonyesha kuwa kwa watu wingi uwezo wa wa utambuzi na umakini unakuwa katika kilele chake muda mfupi baada ya kua mka na mimi ni ushahidi hai wahi Ningegundua kuwa kila binadamu anakiasi maalum cha nishati ya kufanya maamuzi kwa siku Unapofika mchana, unaokuwa ushatumia mishati hiyo kuchagua nguo za kuvaa nini chakula au jinsi ya kujibu hoja ya watu alfajiri ni shati yangu ya maumizi, ya maamuzi, iko asilimia moja, asilimia moja Hapo ndipo ninaposhughulikia miradi migumu zaidi ile inayohitaji uchambuzi wakina, uandishi wakiufundi, au kutatua matatizo magumu ya kimantiki Ninapopambana na kazi ngumu saa kuminambili asubuhi ninaimaliza kwa nusu ya muda ambao ningetumia kama ningefanya saa tisa alasili huu ni ufanisi wa hali ya juu ambapo unatokana na kuitumia akili wakati bado inanguvu kamili Kuna hali inaitua flow state, pale unapotulia kwenye kazi kiasi kwamba unasahau muda wa mazingira. Kwangu, hali hii inapatikana kirahisi a subuhi. Labda ni kwa sababu kiwango cha homoni ya kole stori huwa juu asubuhi na mapema. Ninapoketi na kompyuta yangu huku nikiwa na mwanga hafifu mawazo yanatiririka bila kiwakikwazo Ninahisi kama nimeunganishwa na chanzo fulani cha maarifa ambapo hufungwa pindi jua linapopanda kilele za mjini kuanza Sasa hii asubuhi ndiyo zi zo tengenezwa kazi zangu bora zaidi. Hii ni wakati a mbapo upande wangu wa ubunifu hauna hofu ya kuhukumiwa. Hivyo unacheza kwa uhuru kwenye uwanja wa mawazo. Kufanya kazi vizuri a subuhi, kuna nipa ushindi wa kisaikolojia. Ninapofika saa nne a subuhi, ninakuwa nimeshikamilisha alasilimia sabini ya majuku.

Kusema kweli, swali la kama napenda mvua siyo swali ambalo inaweza kujibu kwa ndio au hapana ya mkato. Kwangu mimi mvua si tukio tu la hali ya hewa. Ni tukio la kiroho. Ni muundo wa asili. Na ni ukumbuhusho wa mara kwa mara wa unyenyekevu wetu mbele ya muumbaji. Ni kijitazama ndani ya moyo wangu, jibu la wazi ni kwamba napenda mvua kwa mapenzi mazito na ya dhati mapenzi yangu kwa mvua huwanza kabla hata tone la kwanza halijaguza arthi Kuna ile hali ya hewa kuhubadilika upepo unapoanza kuvuma kwa kasi na kuleta harufu ya kipekee ya udongo uliokauka unaochangamkia unyevu. Nikitaaluma unaitwa Petro-Core, lakini kwangu mimi hiyo ndiyo harufu ya matumaini. Nikivuta pumzi wakati huo nakumbuka utoto wangu. Nakumbuka jinsi turivyokuwa tukikimbia nje mara tu mawingu yanapo funga. Tunashindana kuvua mashati ili tujisikie matone ya kwanza ya baridi yakiguza migongo yetu. Mvua kwangu ni daraja, linalo unganisha na toleo langu la utotoni ambalo halikuwa na wasiwasi wa kodi, kazi, au majukumu ya utu uzima. Katika mvuwa, mimi ni huru. Kuna utulivu wa kipekee, unaokuja na sauti ya mvua inapopiga bati au majani ya mitini. Katika ulimwengu huu wenye kelele nyingi za magali, mitambo na mazungumzo yasioisha, mvua inakuja kama muziki mweupe, unaoziba kelele zote za kero. Ninapokuwa ndani ya nyumba, nikisikiriza mdo muundo huo, ninahisi kana kwamba ulimwengu umesimama kwa muda kunisikiliza mimi. Ni wakati wangu wa kutafakari, mvua inapopaa uruhusu, kesheria na kutofanya chochote bila kujihisi mwenye hatia katika dakika hizo, kitabu mkononi na kikombe cha kahawa ya moto pembeni, mimi huwa mfalme wa himaya yangu, ndogo ya amani Nimejifunza kutazama mvua kama ishara ya usafishaji Unajua jinsi mji unavyoonekana baada ya mvua kubwa kunyesha Kila kitu hungaa, majani ya mti yanarudi kuwa ya kijani kibichi vumbi inatulia na hewa inakuwa safi na nyepesi kuvuta Hii inanifundisha jambo fulani kuhusu maisha yangu mwenyewe Kuna nyakati ambapo, maisha yangu hu yanajaa vumbi, la msongo wa mawazo, makosa na uchovu. Mvua inanikumbusha kuwa ni sawa kunyesha na kutulia. Kwa muda, ili kusafisha nafsi kama vile arthi inavyo hitaji dhoruba ili kuchipusha maua. Mimi pia nahitaji nyakati ngumu. Ili nikae vizuri na kuchanua upya. Siwezi kupenda mvua bila kutambua nafasi yake katika uhai. Mimi ni mtoto wa arthi hii na najua kwa bila mvua meza yetu zingekua tupu. Kuna uhuru hulani wa kishairi unaona wakulima wa kitazama angani kwa matumaini Mvua inaponyesha ni kama baraka inayomwagika kwa usawa, kwa utajiri na maskini Haibagui, inamwagika bustani ya ikulu pia inamwagika kichele, cha mboga, cha mama, ntilie kando ya barabara unyenyekevu huu wa mvua unanifundisha kutoa bira ubaguzi Hata hivyo upendo wangu wa mvua unaambatana na unyenyekevu na huruma siwezi kufurahia mvua bila kufikiria wale ambao paa zao zinavunja au wale ambao hawana mahali pa kujificha Hapo ndi pa.

Ikiwa kuna swali ambalo nimewahi kunifanya nikae kitako kwa kutafsiri juu ya mipaka ya ujasili wangu, basi ni hii. Mchezo gani ambayo ningependa kujaribu maishani mwangu. Katika orodha ndefu ya mambo ya kusisimua, kuanzia mbio za magari hadi kupiga mbizi baharini, moyo wangu kila mara unajikuta ukitulia kwenye kitu kimoja, kinachonitisha na kunivutia kwa wakati mmoja. Skydiving, mchezo wakuruka kutoka kwenye ndege kwa mawingu. Sisi binadamu tumezoea kuishi tukiwa tumefungwa na nguvu za mvuto mvutano wa ardhi Kila wakati tunayopiga inakanyangika kwenye udongo, lami au sakafu Kwangu mimi, kuruka kutoka kwenye ndege kukiwa na maelfu ya futi kati yangu na ardhi ni tafsiri ya juu kabisa ya uhuru. Natamani kuhisi ule wakati ambapo mwili wangu hushikiliwi na kitu chochote. Isipokuwa hewa, hii ni ule wakati ambapo sheria ya kawaida za maisha ya kila siku zinakoma kutumika katika sekunde hizi za mwanzo za kuanguka free fall na amini nitahisi kana kwamba nimevua uzito wote wa majukumu wasiwasi na kelele za dunia, ni mimi na anga pekee Kuna hofu fulani ya asili. Inayokuja kwa wazo la kujiachilia angani. Watu wengi huuliza. Kwanini uruke kutoka kwenye ndege inayofanya kazi vizuri? Lakini kwangu jibu liko kwenye hofu yenyewe. Maisha mara nyingi yanatufanya tuwewaoga wa kuchukua hatari Tunabaki kwenye maeneo salama hadi tunasahau uwezo wetu wa kweli Natamani kujaribu skydiving kwa sababu Nataka kutazama hofu yangu machoni Nataka kusimama kwenye mlango wa ndege upepo ukipiga uso wangu kwa kasi ya ajabu moyo ukidunda kwa nguvu kifuani na bado nichague kupiga hatua hiyo kuelekea kusikojulikana Naamini kuwa sekunde ile itakayojirusha nitakuwa nimevunja hiyo tu hofu ya urefu bali hofu zote zinazonizuia kupiga hatua kubwa maishani mwangu Tunazoea kuutazama ulimwengu kutoka chini kwenda juu na kutokea kwenye madirisha ya ndege tukiwa tumefunga mikanda Lakini fikiria kuona uwepo wa macho ukiwa umechuchumaa angani Natamani kuona jinsi miji inavyoonekana midogo jinsi barabara zinavyofanana na nyuzi nyembamba jinsi bahari inavyozunguka nchi kavu Hii ina umuhimu wa kisaikolojia kwangu Inanikumbusha kuwa matatizo yangu ambayo mara mingi huonekana makubwa kama milima Kwa kweli ni madogo sana ya kilipotazamwa kutokea juu Mchezo huu ungenipa zaidi ya unyenyekevu wakiungu kutambua kuwa mimi ni baba kidogo mimi ni sehemu ndogo ya ulimwengu Huku mkubwa na mazuri kitaalamu mwili unapokumbana na hali kama hii unatoa homooni ya adrenalini kwa wingi Lakini nimi siitazami kwa kimea tu naitazama kama ladha ya uhai katika ulimwengu wetu wa kisasa ambapo kila kitu kimepangwa na nirahisi kutabirika Mara nyingi tunapoteza ule uwezo wakuhisi tuko hai kwelikweli natamani kuishi msisimuko huo.

Katika ulimwengu wa leo, ambapo ofisi si tena kuta nne na meza ya mbao, mbali ni mahali popote penye mtandao wa interneti. Nimejikuta nikiboboya katika mfumo wa kazi wakidigitali. Kufanya kazi na timu ya mbali, yaani remote work, kwangu si tu suala la kufungua kompyuta. Ni nithamu, ni waaminifu na ni sanaa ya mawasiliano inayovuka mipaka ya saa na tamaduni Kitu cha kwanza nilichojifunza ni kwamba katika timu ya mbali uaminifu ni sarufu muhimu zaidi Mimi sifanyi kazi kwa kuangaliwa na msimamizi Begani mwangu badala yake na zoea kwa kufuata malengo Ninapofanya kazi na wenzangu walioko London, Nairobi au Tokyo kukanuni yangu ni moja fanya kile ulichosema utafanya kwa wakati uliosema utafanya Ninajua kuwa wenzangu hawawezi kuona bidii yangu kwa macho Hivyo wanaijua bidii hiyo kupitia matokeo ya kazi yangu huu uwajibikaji binafsi ndiyo unaofanya timu nzima isongee mbele bila kuhitaji kusukumwa Hii ndiyo nguvu ya pinguzo ya pili kufanya kazi na watu katika kanda, tafauti za muda, yaani different time zone Kuna maanisha kuwa siwezi kumtegemea mwenzangu anijibu ujumbe hapo hapo Ninapotumia baruapepe au ujumbe kwenye mfumo wa kama Slack au Microsoft Teams Nimejifunza kuandika kwa ukamilifu Badala ya kuuliza mambo vipi na kisha kusubiri jibu mimi huandika ujumbe mwenye muktatha kamili habari, nimekwama kwenye sehemu X ya baridi na jaribu mbinu A na B Lakini hazifanyi kazi Unapopata muda naomba ushauri wako kwenye nyakati niliyokuwekea hapa Hii inapunguza idadi ya ujumbe zinazorudi na kwenda na inamruhusu kila moja kufanya kazi kwa wakati wake bila usumbufu usio walazima Si kufanya kazi na timu ya mbali bila kuwa shabiki wa vifaa vya kidigitali Kwangu mimi vifaa hivi siyo kero mbali ni viungo viangu vya kazi Mufumo ya usimamizi wa miradi Hapa ndipo ofisi yetu ilipo kama asubuhi naanza kwa kuangalia ubao wa miradi Hii inanisaidia kujua nani anafanya nini na nini kimebakia bila kuhitaji kuitisha kikao chatharura Mikutano ya video inagawa, ina ingawa mimi ni muumini wa ujumbe wa maandishi Nimegundua kuwa kuonana uso kwa uso kijiditali ni muhimu kwa ajili ya kujenga uhusiano wa kibinadamu Tunapofanya mikutano hii mimi hupenda kuwasha kamera Nataka wenzangu waone tabasamu langu Waone lugha yangu ya mwili wahisi kuwa nipo pamoja nao siyo tu kama botui mbali kama binadamu mwenye hisia moja ya changamoto kubwa ya kufanya kazi mbali na nikwamba ofisi iko sebuleni kwako bila kuwa muangalifu unaweza jikuta unafanya kazi saa ishirini na nne Mimi nimejiwekea mipaka migumu Ninamuda wangu wakuanza na muda wakufunga ofisi Ninapomaliza kazi, ninazima taarifa za kazi ili niwe kuwa na nieze kuwa na familia yangu au kupumzika nidhamu hii inanisaidia kutochoka na kuhakikisha kuwa Wakati ninapokuwa kazini nipo nipo.

Siku ya kwanza ya mfanya kazi mpia ofisini ni sawa na kurasa ya kwanza ya katibu ambacho haji hakijandikwa. Kwangu mimi kumkaribisha mwanachama mpia wa timu si tu kumpatia meza, kompyuta na nenosiri la wifi ni mchakato wa kihisia na kisaikolojia. Unaolenga kumfanya ahisi kuwa hamefika nyumbani Nimejifunza kuwa mtu anapojisikia salama na kukubalika tangu saya kwanza uwezo wake wakutoa matokeo bora uongezeka maradufu hivi ndivyo ninavio endelesha mchakato huu kwa upendo na weledi Ukalibishaji wangu huanza hata kabla mfanya kazi hajakanyanga opisini Naamini kuwa hofu kubwa ya mfanya kazi mpia ni kutokujua nini kitatokea Ili kuondoa hofu hii mimi humtumia barua pepe ya kirafiki siku chache kabla katika ujumbe huo, sipi tu maelekezo ya saa za kufika mbali na mueleza jinsi tutakavyo furahia ujiyo wake. Mimi huwakikisha kuwa vitenda kazi vyake vyote vifa account za barua, pepe na sare viko tayari mezani kwake. Hakuna kitu kinachomfanya mfanya kazi asijihisi hastahili kama kufika siku ya kwanza na kwanza kusubiri IT wafungue account yake ninataka ajihisi kuwa tulikuwa tunamvua na nafasi yake ilikuwa inamsubiri kwa hamu siku ya kwanza inapofika, mimi hupenda kuwa mtu wa kwanza kumsalimia Sitaki apokelewe na mlinzi au mapokezi peke nataka awaone sura ya kiongozi wa mshirika wake wakaribu Badala ya kumpeleka moja kwa moja kwenye mafunzo ya kazi Mimi huwanza na ziara ya kijemi Tunatembea ofisini nikimutambulisha kwa watu sio kwa vieo vyao peke mbali kwa haiba zao Huyu ni Johanna mtaalamu wa hesabu lekini pia ndie bingwa wetu wa kutengeneza kahawa hapa ofisini Hii inasaidia kufunja barafu na kumfanya mfanya kazi mpia aone kuwa anajiunga na jamii ya watu sio mashini Ninasheria moja isiovunjika Hakuna mfanya kazi impia anayepaswa kula chakula cha mchana peke yake siku ya kwanza Mimi au timu yake ya karibu tunampeleka nje na kukula nae pamoja katika muda huu nazungumza nae kuhusu mambo yasiyohusu kazi Nataka kujua kuhusu mapenzi yake, familia yake au vitu zinavio mfanya acheki Lengo langu hapa ni kuanza kujenga waminifu Nataka ajue kuwa mimi ni namjali yeye kama binadamu kabla ya kumtazama kama rasilimali ya kampuni Bada ya mazingira kuna tulivu saa, sasa tuna ingia kwenye kini chakazi Lakini hapa simfundishi nini chakufanya mbali namfundisha kwa nini tunafanya kile tunachofanya Ninamueleza maoni ya kampuni na jinsi nafasi yake Hata kama ni ndogo inavyochangia kwenye picha kubwa Mfanyi kazi anapoelezwa kukua kazi yake inatatua matatizo ya watu au inaleta mabadiliko anaanza kufanya kazi kwa moyo si kwa kulazimishwa huo ndiyo wakati ni napompa ramani ya mafanikio ya siku 30, 90, 40 ili hasijihisi kupotea katika habari ya majukumu mapia na ajua kuwa kuna maswali mengi.

Katika maisha, kuna maswali yanayoonekana kuwa rahisi, lakini yanabeba uzito mkubwa. Wa namna tunavyo tazama ulimwengu na mahusiano yetu na viumbe. Hai, swali la kama napenda paka aumbwa ni miongoni mwa maswali hayo. Kwa muda mrefu, nimekuwa nikijitafiti jei. Mimi ni mtu wa umbwa mwenye kupenda shamra shamra au uaminifu usio na mashalti au mimi ni mtu wa paka mwenye kuthamini utulivu uhuru na urafiki unaopatikana kwa juhudi sababu ya kwanza ya msingi inayofanya nivutiwe na umbwa ili ni uwezo wao wakutoa upendo usio na mashalti katika ulimwengu ambao umahusiano mengi ya kibinadamu yameja mashalti matalajio na wakati mwingine ushaliti mbwa anasimama kama kioo cha uaminifu wakweli. Ninapofikiria kurudi nyumbani baada ya siku ndefu na yenye kuchosha Wazo la kulakiwa na kiumbe anaye anayetikisha mkia kwa furaha ya thati Kana kwamba nimekua mbali kwa miaka mingi badara ya saa chache hunipa faraja isio na fikifani Mbwa hataki kujie kujieleze kwa nini umechelewa anataka tu uwepo wako Kwangu mimi, mbwa si mnyama tu ni mwalimu wa jinsi ya kuishi kwa sababu kwa sasa Haulalamikii yaliopita wala huna wasiwasi ya yajayo Unahisi kuwa ajili ya sekunde hii tunayocheza pamoja Ata hivyo siwezi kupuuza mavuto ya wa paka Ikiwa mbwa ananifundisha uaminifu Paka ananifundisha uhuru na heshima Kuna kitu cha kiasili kuhusu paka haja hii kwako kwa sababu unamuita mbali anakuja kwa sababu umeamua kuwa wakati huo unastahili kampuni yake Nimejifunza kuwa kupendwa na paka nituzo Inabidi uifanyie kazi, inabidi ue na subra uelewe luga yake ya mwili na zaidi ya yote uheshimu nafasi yake katika nyakati ambazo na hitaji utulivu wa kufanya kazi au kusoma kata kitabu, paka ndiye mshirika kamili, haingili faraja yangu au kelele, badala yake anakaa pembeni, ananitazama kwa macho yenye siri nyingi Hakini wakikilisha upande wangu wandani unapenda ukimya na tafakari Paka ananifundisha kuwa si lazima kila wakati kutafuta ridhaa ya mwingine ili kujisikia mwenye thamana uchunguzi wangu katika kati ya hawa wawili mara nyingi unategemea hali yangu ya kisaikolojia Kuna wakati ambapo dunia inanifanya nijihisi mwepe mpweke au nisiyeonekana na nyakati hizo mbwa ndiye anayerudisha nuru yangu ana nilazimisha kutoka nje kutembea na kuingalia na asili Mbwa ananifunza kuelekea ulimwengu Lakini, kuna nyakati nyingine ambapo dunia ni kelele tupu Kila mtu anataka kitu kutoka kwako katika nyakati hizi, paka anakuwa mponyaji wangu mtindo wake wa maisha wa kulala na kutulia Unanikumbusha kuwa ni sawa kupumzika sauti yake ya chini inautulivu wa ajabu Unaweza kuhushusha shinikizo la damu na kutuliza akili inayochoka Nikilejea kutotoni na kumbuka mbwa na kwanza niliyekuwa.

Swali la unapenda kuenda madukani lini inaweza kuonekana kuwa la kawaida Lakini kwangu ni swali linalohusu jinsi ninavyo simamia rasilimali yangu ya thamana zaidi muda, mimi si mtu wa kuenda madukani kwa kurupuka Kwangu kuenda madukani ni tukio linalohitaji utulivu wa akili, mazingira, rafiki na usawa katika mahitaji na starehe ni kichambua mapenzi yangu, kuna nyakati maalum ambazo hufanya shuguli hii kuwa ya maana zaidi kwangu Ikiwa unaniuliza kuhusu muda wa siku, mimi ni muumini mkubwa wa kwenda madukani asubuhi na mapema Mara yetu ni napofunguliwa Kuna siri kubwa katika saa za kwanza za biashara Ninapofika dukani saa mbili au saa tatu asubuhi na hisi kama nimeupata ulimwengu ukiwa bado mbichi rafu zimepangwa vizuri, bidhaa ni mpya na umuhimu zaidi kuna hakuna msongamano Mimi ni mtu ninayedhamini utulivu, sipendi kugongana na mikokoteni ya watu wengi au kusubiri kwenye foleni ndefu za kulipa asubuhi na mapema, maduka huwa na harufu ya usafi na wafanyikazi bado wananguvu na tabasamu la kweli. Hu ndio wakati ambapo naweza kufanya maamuzi sahihi bila shinikizo la kelele au haraka ya watu wengi. Watu wengi hupenda kwenda madukani mwisho wa wiki, jumamosi au jumapili. Kwangu mimi hiyo ni kama kuingia vitandani bila siraha Sipendi kwenda madukani siku hizo Badala yake napenda kukwenda katika katikati ya wiki Hasa jumanne au jumatano jioni katikati ya wiki msisimuko wa wiki mpya umeturia na watu wengi wako busy na kazi au shule kwenda madukani wakati huu unanifanya nihisi Kana kwamba duka nzima ni langu Naweza kusimama na kusoma lebo ya bidhaa kwa dakika tano bila kuhisi nina nina muzia mtu njiani ni wakati wakimakakati unapo nisaidia kuokoa muda mwingi ambao ungepotea kwenye foleni siku ya jumamosi kama tungezungumzia msimu Mimi ni mtu ninayependa kwenda madukani wakati wa mabadiliko ya majira Lakini kabla ya kelele ya msimu kuhujashika Kwa mfano kama ni mahichaji ya msimu wabaridi Napenda kuenda wakati hali ya hewa inapoanza tu kubadilika Kuna msisimuko fulani wa kisaikolojia unaokuja na kununua vitu kipya kwa ajili ya msimu unayokuja Hata hivyo na kwepa sana kwenda madukani siku chache kabla ya siku kuu kubwa kama Christmasi au idi Wakati huu maduka ya najaa ni shati parapara na wasiwasi Mimi hupenda kufanya manunuzi yangu wiki mbili au tatu kabla ili siku ya skukuu ina pofika niwe nyumbani ni kifurahia utulivu wangu wakati wingine kihangarika madukani Lazima niwe mkweli, kuna wakati kuenda madukani kuhusu kununuwa mukati au sabuni Kuna wakati mimi huenda madukani ni kipo hitaji kubadirisha mazingira Hii kutokana mara nyingi baada ya wiki ngumu ya kazi Wakati huu, siendi dukani nikiwa na orotha ndefu, naenda kuzurura, napenda kwenda madukani ya maduka ya vitabu au maduka ya vifaa, vya ndani, jioni ya ijumaa, kuangalia rangi, ubunifu wa vitu vipya na harufu ya vitabu vipya kunisaidia kutuliza akili yangu. Huu ni wakati ambao kwenda madukani ingekuwa aina ya tafakari. Hapa muda huwe sabiwi na najiruhusu kupokea wakati ulimwengu wa urembo na ubunifu. Nani hapendi kuokoa pesa? Mimi pia napenda kwenda madukani wakati wa mauzo ya upungufu lakini.

Katika karne ya ishirini na moja, swali la uaminifu kwa kampuni ya teknolojia ni swali ngumu na lenye tabaka nyingi. Tunaishi katika nyakati ya ambapo data zetu zimekua dahabu mpia na faraga yetu mara nyingi iko hatarini. Tunaponiuliza ni kampuni gani ninayoyamini jibu langu halitokani na uruzuri wa vifaa vyao au kasi ya programu zao mbali inatokana na falsafa yao kuhusu usalama wa mtumiaji, muundo wa bidha na uendelevu wa mazingira Kabla ya kutafakari kwa kina naweza kusema kuwa kampuni ya teknolojia ninayo yamini zaidi ni Apple International. Ingawa hakuna kampuni ilio kamilifu kwa asilimia moja, hapo imejenga msingi wa uaminifu kwangu kupitia nguzo katha ambazo nitafafanua. Sababu kuu ninayofanya niyamini apple ni msimamo wao thabiti kuhusu faraga ya data. Katika ulimwengu ambapo kampuni nyingi kubwa za teknolojia zinatengemea kuuza data za watumiaji kwa watangazaji ili kupata faida, Apo imechagua njia tofauti. Mimi ninaamini kuwa kile kinachokifanya kwenye simu yangu, iwe ni mazungumzo ya siri mahala nilipo au tarifa zangu za afya kinapaswa kubaki kuwa changu. Apo wameanzisha mfumo wa Apple Tracking Transparency Inayolazimisha kila msainidi program kuiniomba ruhusa kabla ya kufuatilia mienendo yangu kwenye programu nyingine huu ni usaji ujasiri wa kibiashara ambapo unanifanya nijihisi kama mteja anayethaminiwa Sio kama bithaa inayouzwa Unauwaminifu pia ungejengwa kupitia utegemezi wa unafits ufanisi Ninaamini hapo kwa sababu ya jinsi vifaa vyao vinaviozungumzwa vienye kwa urahisi wajabu Tunapotumia iPhone, MacBook na Apple Watch Unajikuta ndani ya bustani iliozungushiwa ukuta Ingawa wengi hukosoa mfumo huu kwa kuwa na vizuizi Kwangu mimi huu ni mfumo wa amani Ninajua kuwa nikianza kuandika barua pepe kwenye simu yangu Naweza kuikamiliza kwenye kompyuta yangu bila kukwama Unauaminifu huu unatokana na ukweli kwamba Programu ya vifa vimeundwa na kampuni hiyo hiyo Jambo linalopunguza makosa ya kiufundi na kuongeza ufanisi ni kana kwamba kuna timu inayocheza na maelewano kamili. Unajua kila moja anafanya nini kwa wakati gani. Sababu nyingine ya waminifu wangu ni umi umara wa bitha zao. Teknolojia ni uenkezaaji unapo inuka kampuni inanio imini Natarajia kifaa hicho kudumu Nimeona bidhaa nyingi za Apple zikifanya kazi kwa ufanisi mkubwa kwa miaka mitano zaidi saba Huku zikiendelea kupata maboresho ya programu huu ni uaminifu wa kifedha Nina jua nikinunuwa bitha ya leo, sita itaji kuibadilisha baada ya mwaka moja vile vile, tamani ya bitha zao bado, baada ya kutumia, inabaki kuwa juu zaidi kuliko mshindani yeyote Hii inanipa amani ya moyo nikijua kuwa mali yangu inatunza tamani yake Suwala la usalama ni muhimu sana Duka la programu la Epo lina vigezo vikali sana vya uhakika. Ingawa wakati mwingine vigezo hivi huonekana kuwa kero kwa wasani programu, kwangu mimi kama mtumiaji ni kinga. Ninapo ipakua programu kutoka kwa duka lao, nina asilimia kubwa ya imani kwa.

Unaponiuliza kama nawafahamu majirani zangu unagusa moja ya maeneo muhimu na yenye hisia mseto katika maisha yangu ya kila siku katika zama hii ya majumba yenye kuta ndefu na mangazi na mageti ya kielektroniki ambapo kila mtu anaishi katika ulimwengu wake kwenye simu ya mkono, dhana ya ujirani imebadilika sana. Hata hivyo, kwangu mimi, jibu ni ndio Nawafahamu majirani zangu Si kwa majina tu, bali kwa tabia, mahitaji na ubinadamu wao. Ninaamini kuwa jirani ndiye ndugu wa karibu Zaidi kuliko ata ndugu wa damu anayeishi mji mwingine Nimejifunza kuwa uaminifu wa ukaribu na majirani ni mfumo bora zaidi wa ulinzi kuliko kamera yoyote ya CCTV Namfahamu mzee juma, anayeishi upande wangu wa kulia. Yeye ni mstaafu ambaye hupenda kukaa nje asubuhi akisoma gazeti. Kwa kumfahamu na kumsalimia kila siku, nimejenga urafiki ambao unanipa amani ya moyo. Ninajua kuwa nikisafiri nje mzee juma atakuwa macho yangu Atajua kama kuna mtu mgeni anazunguka getini kwangu ufahamu huu hautokani na upelelezi Bali unatokana na kujali. Tunajua ratiba za kila moja kiasi kwamba Tukiona gali la moja wetu halija tokea kwa siku mbili bila taarifa Tunaulizana je, jirani yetu yuko mzima? Hapo ndipo ujirani unapotafautiana na kuwa mpita njia tu Chakato wangu wa kuwafahamu majirani hukutokea kwa siku moja Ulianza na sanaa ya salamu. Nimegundua kuwa salamu ya dhati ya habari ya subuhi ina nguvu ya kubomea kuta za tofauti za kiuchumi au kidini. Namfahamu mama watoto anayeishi nyumba ya pili upande wa kushoto. Maranyingi nakutana asubuhi tukitoa takataka au tukielekea kazini. Mazungumzo yetu ya dakika mbili kuhusu hali ya hewa bei ya bidhaa au maswala ya shule za watoto yamenifanya nielewe changamoto zake. Kupitia yeye nimejifunza kuwa ujirani ni kama mfumo wakusaidiana kisaikolojia Unajua kuwa hauko peke yako katika mapambano ya maisha Unajua watu wanaopitia mambo kama yako mita chache tu kutoka unapolala Kuna mambo mandogo ambayo huwezi kuyapata dukani saa tisa usiku. Je umewahi kuanza kupika na kugundua chumvi imekwisha au gesi imekata ghafla Hapo ndipo udhamani ya kumfahamu jirani inapo tilikia Nawafahamu majirani zangu kiasi kwamba hatuogopi kuomba msaada wa dharura.Ninamfahamu kijana moja mtaalamu wa IT anayeishi ghorofa ya juu siku moja mtandao wangu ulipozingua wakati nina mkutano muhimu wa zoom Alikuwa msaada wangu mkubwa. Kwa upande mwingine, mimi ni fundi wa mambo mandogo ya umeme, na nimekua nikiwasaidia mara kathaa Huku kujuana kuna jenga uchumi wa mabadilishano ambayo msingi wake ni fadhili sio pesa Lakini lazima nikiri kuwa kumfahamu jirani ni mazani ya hatari Kuna mstari mwembamba kati ya kuwa jirani mwema na kuwa jirani mbea katika jitihada zangu za kuwafahamu mimi hutafuta kanuni ya kuheshimu faragha Nawafahamu kwa kiwango kinachohitajika ili kuleta ushirikiano Lakini siingii mambo yao ya ndani urafiki wetu unajengwa kwenye maneno ya wazi, njiani, langoni au kwenye amani bila kuingia.

Unaponiuliza kuhusu zana ya kidigitali ninazotumia kila siku, unaniuliza kuhusu ubongo wangu wa pili. Katika karne ya ishirini na moja, hatutumii tu teknolojia, tunaishi ndani yake. Kwangu mimi, zana hizi ni vifaa tu vya kitambo, bali ni viungo vinavyonisaidia kufikiri, kupanga, kuwasiliana na hata kupumzika. Ili uelewe jinsi ninavyofanya kazi na kuishi naomba kujitembeza kwenye benki langu la kidijitali ambalo nalifungua kila kuchao siku yangu haianzi bila kuangalia mawasiliano Kwa upande Kwa kazi, Slack ndiyo ofisi yangu kuu ni hapa ambapo mazungumzo yote ya miradi maoni ya haraka na utamaduni wa timu hufanyika Naipenda Slack kwa sababu inanisaidia kutenganisha maisha ya kazi na maisha ya kibinafsi kupitia channels mbalimbali Hata hivyo, kwa mawasiliano ya haraka na ya kijamii, Whatsapp inabaki kuwa chombo kisichoepukika ni daraja langu kuelekea kwa familia marafiki na vikundi vya kijamii Zana hizi mbili za pamoja ndizo zinazounda mtandao wangu wa kijamii na kitaaluma bila hizo ningejihisi niko kisiwani Mimi ni mwaumini wa usemi kuwa akili ya binadamu ni ya kutengeneza mawazo sio ya kuyahifadhi Hapo ndipo Notion inapokuja Notion ndio maktaba yangu binafsi humu ndani ninahifathi kila kitu Kuanzia mipango ya miradi dondoo za vitabu ninavyovisoma hadi orodha ya vitu vya kununua ni nafsi yangu ya ubunifu ambapo naweza kuona picha nzima za maisha yangu katika sehemu moja Kwa upande wa muda, Google Calendar ndiyo msimamizi wangu Kila dakika ya siku yangu inapangwa hapa Kuanzia mikutano ya kazi, muda wa kufanya mazoezi, hadi muda wa kupumzika kalenda hii inanisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kusahau ahadi muhimu. Inanifundisha nidhamu ya kusema hapana kwa mambo yasiyo ya lazima ikiwa hayajapata nafasi kwenye ratiba yangu. Linapokuja suala la kufanya kazi halisi Google Workspace. Ndiyo zana yangu ya msingi. Uwezo wa kushirikiana na watu wengine kwenye waraka moja wa katika moja ni miujiza ya kisasa ambavyo bado ninajitajabisha Haijalishi wenzangu yuko barabara gani tunaweza kujenga wazo moja pamoja Lakini maisha hayahusu maandishi na namba pekee yanahusu picha na taswira. Hapo ndipo kanva inapoingia. Mimi ni mbunifu wa michoro kitaaluma. Lakini kanva inanipa mabawa ya kuonekana kama mmoja. Iwe ni kuandika wasilisho la kazi picha ya kijamii ili kufikisha ujumbe wangu kwa ujuzi na weledi Wakati katika ulimwengu wa leo kwenye mashambulizi mengi ya kidijitali siwezi kuishi bila 1Password kutumia neno siri moja kwa kila sehemu ni hatari na kukumbuka mamia ya nyawila tofauti ni jambo lisilowezekana. Zana hii inanipa amani ya moyo. Inanihifadhi siri zangu zote na kuhakikisha kuwa milango yangu ya kidijitali imefungwa vyema. Ni mlinda mlango wangu ambaye simuoni lakini namtegemea kwa asilimia moja siku yangu haiishi kwenye kazi tu ili kuboresha akili yangu mimi hutumia.

Unaponiuliza kama napenda mwanga mkali au mwanga wa kati, unagusa moja ya mambo yanayounda hali yangu ya kiroho na ufanisi wangu wa kila siku. Kwangu mimi mwanga si tu suala la kuona vitu, ni lugha inayozungumza na mfumo wangu wa fahamu. Baada ya miaka mingi ya kujithamini, nimegundua kuwa mimi ni muumini mkubwa wa mwanga wa kati. Naomba ku nikupe sababu za kina kwani mwanga wa kati ndiyo chaguo langu kuu la jinsi unavyobadilisha maisha yangu. Mwanga wa kati hasa ule wa taa za fluorescent au mwanga mkavu wa ofisi mara nyingi unanifanya nijihisi kama niko chini ya darubini. Kuna hali ya uchokozi inayokuja kwa mwanga mkali. Unalazimisha kila kitu kuonekana. Hata vile visivyohitaji kuonekana. Kinyume chake, mwanga wa kati unajenga hali ya usalama ni kama blanketi ya la joto linalofunika chumba Mwanga wa kati unaniruhusu kupumua kiakili. Unapunguza shinikizo la kuona kila dosari ukutani au kila chembe la vumbi hewani. Katika mwanga wa kati mipaka ya vitu inakuwa laini. Na hali inaleta utulivu wa ajabu ambao unanisaidia kufikiri kwa kina bila usumbufu wa nje. Kuna imani potofu kuwa unahitaji mwanga mkali ili kufanya kazi kwa bidii Lakini kwangu, ubunifu wa kweli unachanua katika mwanga wa kati. Ninapokuwa naandika na nikitafakari mradi mpya au nikisoma kitabu, mwanga wa kati unasaidia kufupisha ulimwengu wangu. Mwanga mkali unamulika chumba kizima hivi akili yangu inajaribu kuchakata kila kitu kilichomo ndani ya chumba hicho Lakini mwanga wa kati unamulika tu eneo kilicho mbele yangu. Hali hii inatengeneza kile wanachokiita tunnel vision ya asili inanisaidia kutazama ndani ya wazo langu na kusahau kilele za nje. Ni kama vile dunia inatoweka na kubaki tu na mimi na kazi yangu. Huu ndiyo, haya ndiyo mazingila ya flow state Mimi ni mtu ninayezingatia sana saa yangu ya kibiolojia Mwanga wa ka mkali unamsahauri ubongo kuwa ni mchana amka, pambana. Hali hii ni nzuri kwa muda mfupi, lakini ikizidi inasababisha uchovu wa neva Napenda mwanga wa kati kwa sababu unanitayarisha kwa ajili ya mapumziko unanisaidia kushusha mapigo ya moyo na kutulia akili baada ya pilkapilka za mchana. Ninapofika nyumbani jioni, jambo la kwanza nilalofanya ni kuzima taa kubwa ya adari na kuwasha taa ndogo za pembeni kwenye langi ya joto huu ni ujumbe wa mwili wangu kuwa vita vya leo vimeisha sasa ni wakati wa kurejesha nishati. Mwanga wakati ni daraja kati ya gasia za dunia na amani ya usingizi. Mwanga wa kati unaruhusu uwepo wa vivuli. Na kwangu mimi, vivuli ni sehemu ya ujuzi. Chumba chenye mwanga mkali kimejaa habari. Lakini haki kimepungukiwa na hisia. Mwanga wa kati unatengeneza michezo ya vivuli inayofanya chumba kihisi chenye uhai na siri Kuna kitu cha kishairi kuhusu jinsi mwanga wa mshumaa unavyocheza ku ukutani au jinsi mwanga wa jua unavyopenya kwenye mapazia mazito wakati wa mcheo. Hali hii inanikumbusha kuwa maisha si lazima ya.

Swala la kumimi ni ndege wa asubuhi au bundi wa usiku ni swala ambalo li menifanya nifanya majaribi yo mengi ya kimaisha kwa miaka kadhaa Bada ya kupambana na kengele za saa asubuhi ni kujaribu kunywa lita za kahawa ili kukaa macho usiku ni megundua kuwa asili yangu haina jibu la mkato. Hata hivyo ni kitazama ufanisi wangu, ubunifu na amani yangu yandani mimi ni mtu wa kuamuka mapema kwa hiari na kwa mapenzi makubwa. Naomba nifafanue kwani asubuhi imekua mshirika wangu mkuu wa jinsi ni ninavyo unda utu wangu Kuna utulivu fulani wakipeke unaopatikana saa kumi na moja au saa kumi na mbili asubuhi Wakati ambao ulimwengu bado umelala Kwangu mimi hii ndiyo ndizo dakika za dhahabu katika kipindi hiki, hakuna simu zinazolia, hakuna baruapepe zinazohitaji majibu ya haraka na hakuna kelele za magari barabarani Hu utulivu unanipa hisia ya umiliki Nina hisi kana kwamba ni meupata ulimwengu kabla ya wengine na nina uwanja mweupe wa kuchora siku yangu nitakavyo ni takavyo kuamuka mapema kuna nipa zawadi ya muda waziada Badala ya kuanza siku kwa kukimbizana na ratiba Naanza siku kwa kuongoza ratiba yangu huu ndiyo wakati wangu wakusoma Kutafakari na kunywa kikombe cha kwanza cha kahawa Nikiwa na amani kabisa ni kitaluma, wanataluma waneva wanasema kuwa akili yetu huwa na nguvu zaidi saa chache baada ya kwa muka Pindi ninapokuwa nimepata mapumziko ya kutosha Mimi nimewona ukweli huu katika kazi yangu mawazo mazito zaidi suruhisho la matatizo magumu na miradi inayohitaji ubunifu mkubwa yote hufanyika vizuri zaidi nikiwa na akili mpya ya asubuhi Ninapojaribu kufanya kazi usiku wa manane Maranyingi na jikuta nikifanya makosa madogo madogo Kwa sababu ya uchovu wa siku nzima Lakini asubuhi akili yangu inakua kama kioo safi Ninapomaliza kazi ngumu zaidi kufikia sa nne ya subuhi wakati watu wengine ndiyo wa kwanza wanaanza kazi zao ninapata msisi muko mkubwa wa ushindi. Halihii nyanijenga msingi wa furaha na ujasili utoko unda siku nzima. Mimi ni kiumbe wa asili na kuamuka mapema kuna niwezesha kusuhudia mabadiliko ya mazingira kuona mwanga wa kwanza juu ya ukicho moza na tukio la kiroho kwangu. Mwanga wa asubuhi unakiwango cha blue light ambacho husaidia kuwamusha mfumo wa homoni mulini kunipa minishati ya asili na kuboresha hali yangu ya hewa Kuna atafauti kubwa kati ya kuwamusha Kuwamushwa na mwanga wajua unapopenya dirishani Una kengele za simu zinapopiga Huku ukiwa umelazimika kuamuka kwa sababu umesha fanya makosa ya kuchelewa kuamuka mapema kuna nifanya nijihisi kuwa mimi nisehemu ya mfumo wasili ulimwengu tafauti na maisha ya usiku ambayo maramnyingi ya nategemea mwanga wabandia na nishati za kulazimisha wengi huona kama mapema kama kifungu au mateso lakini kwa kiwa kwangu hii ndio tafsira ya uhuru ili ni ya mke saa kumi na moja asubuhi lazima nianze kujianda kulala saa tatu au saa nne usiku Hii inanilazimisha kuwacha mambo ya sio na tija usiku kama vile kutazama tv kupitia kupita kiasi au kusumbua.

Unaponiuliza kuhusu ndoto yangu kubwa, unanialika nifungue mlango wasiri wa moyo wangu na kutembeza kwenye picha ya maisha yangu ya badae ambayo bado haijachorwa kwa rangi kamili. Lakini imesha kaa kichwani mwangu kwa miaka mingi Ndoto yangu si kitu kimoja kinachoshikika kama nyumba ya kifahari au gari ya kisasa mbali ni hali ya kuhishi na hatari ni nayotaka kuiacha kwa binadamu wenzangu Ndoto yangu kubwa ni kuwa daraja ya fulsa na nuru kwa kizazi kijacho kupitia elimu, teknolojia, au na kuwa uwezeshaji wa kiroho Naomba nifafanue tabaka za ndoto hii ambazo kila siku zinanifanya ni amuke nikiwa na shauko Sherehe ya sehemu ya kwanza ya ndoto yangu ni kuanzisha tasisi au kituo cha ubunifu ambacho hakitafuata mitaala au kawaida ya darasani Ndoto yangu ni kuona kituo ambapo kijana ya yote bila kujali anatoka familia gani anaweza kuja na kujifunza study za karne ya ishirini na moja Kuanzia uandishi wa programu ya kompyuta, sanaa ya kidigitali, hadi uongozi wa kimaadili Ninataka kuona mahali ambapo kushindwa hakuchukuliwi kama aibu, mbali kama somo la lazima kuelekea mafanikio Ndoto yangu ni kuona vijana wakitanzania na Afrika kwa ujumla wakishinda kwenye soko la kimataifa, si kwa sababu ya upendeleo, mbali kwa sababu ya ubora wa maarifa waliopata kwenye kituo hicho. Hii ni lengo la biashara. Ni deni langu kwa jamii ilio nilea. Siwezi kuupuza hitaji la rasirimali. Sehemu ya ndoto yangu ni kufikia hatua ya uhuru wa kifedha. Lakini si kwa ajili ya anasa. Ndoto yangu ni kuwa na uwezo wakifedha kiasi kwamba mudawangu usitumike tena kutafuta mkate, mbali utumike kugawa mkate. Nataka ni kufika hatua ambapo na weza kufadhili miradi ya maji safi kuboresha miundo ya afi ya vijijini na kutoa ufadhili wa masomo kwa watoto wenye akili lakini wasio na uwezo. Bila kuhitaji kuomba msaada kutoka nje. Ndoto yangu ni kuona kuwa mafanikio yangu binafsi yanakuwa mafanikio ya kijiji kizima. Na amini kuwa utajiri wa kweli unapimwa kwa idadi ya watu ambao maisha yao ya mebadilika kwa sababu wewe upo duniani. Mimi ni muhumini mkubwa wanguvu za maneno. Sehemu ya ndoto yangu ni kuwa muandishi na mzungumzaji ambaye atazunguka dunia nzima akishiriki falsafa ya matumaini na ujasiri. Nataka kuandika vitabu vitakavyo somwa na vizazi vijavyo. Vitabu vitakavyo wafariji waliovunjika moyo na kuwapa dira walio potea. Ndoto yangu ni kuwacha maktaba ya sauti ya maandishi ambayo itadumu hata baada ya mimi kuondoka duniani nataka ujumbe wangu uwe rahisi inaweze kana kuwa mkweli muaminifu na bado ukafanikiwa katika ulimwengu huu kuleta mapinduzi ya kifikira ndiyo ndoto yangu kubwa ya kisikolojia katika kupilka pilka zote za kutafuta mafanikio makubwa Ndoto yangu isingekuwa kamili bila familia Ndoto yangu ni kujenga familia ambayo ni kimbilio la amani Nataka kuwa mume na mzazi ambaye yuko present Anayewajua watoto wake, anayewafundisha maadili kwa vitendo na anayeacha uridhi kwa upendo badala ya mali peke.

Unaponiuliza tunda langu la kupendeza nilipi? Akili yangu haisiti hata kidogo, inasafiri moja kwa moja hadi kwenye harufu nzito rangi ya dhahabu na utamu uliyoko wa embe. Kwangu mimi, embe si tunda tu ni alama ya kitropiki, ni kumbukumbu ya utoto na ni zawadi ya hali ya juu kutoka kwa asili. Naomba nikupe sababu za ndani kwanini embe linashika nafsi yangu kwanza moyo wangu. Kuanzia ladha yake hadi hasafa inayobeba maishani mwangu. Hakuna tunda lingine duniani lenye uwezo wakuteka hisia zangu kama embe ilivyo ivya vizuri mtini. Mapenzi yangu huanza kabla hata sijauma kipande cha kwanza ni ile harufu yake ya kipekee. Mchanganyiko wa utamu harufu ya ardhi na uchungu na uchachu kidogo wambali. Ambao hujaza chumba na kunikumbusha kuwa maisha ni mazuri, ninapopata ninapokata embe ili rangi yake ya chungwa au njano inayokolea ni kama nuru ya juu iliyonaswa ndani ya ganda. Kisha inakuja ili inakuja ile na ladha. Embe linautajiri wa ladha. Ambao huwezi kuupata kwenye tunda lingine. Kuna yale maembe ya shirazi ya nayo geuka mdomoni kama siyagi. Na kuna yale ya dodo yenye nyuzi kidogo ya nayokupa kazi ya kutafuna na kufurahia kila tone la juisi yake. Kula embe ni tukio. Nisherehe inayohitaji muda na utulivu. Embe kwangu si mashine si mashine ya muda. Kila ninapokula embe ninarudishwa nyuma katika utoto wangu kule kijijini. Nakumbuka majira ya utoto na wakati shule zilipofungwa na miti ya maembe ilipokuwa imeelemewa na matunda. Nakumbuka tukishindana kupanda mitini mirefu na jinsi tulivyo kuwa tukiketi chini ya kivuli chake. Tukila maembe juu huku juisi ikitiririka hadi kwenye viwiko vya mikono yetu. Wakati huo hatukuwa na wasiwasi wa karoli au kupaka nguo uchafu. Tulikuwa kwa furaha ya dhati. Embe linanikumbusha urafiki kicheko na maisha rahisi yasiyo na makuu ni tunda linalo ni unganisha na mzizi yangu na kunikumbusha kuwa furaha ya kweli mara nyingi inapatikana katika vitu vidogo vyasili. Nimejifunza somo kubwa la maisha kupitia embe. Tafauti na matunda mengine ya nayoweza kupatikana mwaka mzima, embe linamsimo wake, linanifundisha subira. Lazima usubiri msimu wa maua, kisha usubiri matunda madogo ya kijani, ya huu ya kue, tafauti na matunda mengine ya nayoweza kupatikana mwaka mzima, embe linamsimo wake, linanifundisha subira. Hali hii inanifundisha kuwa mambo mazuri maishani yanahitaji muda, kuna wakati wakuchanua na kuna wakati wakuvuna. Embe lina linanikumbusha kuwa hata kama maisha yangu sasa hivi ni machachu kama embe mbichi ni kivuta subira na kuendelea kupata nuru ya jua wakati wangu wakua mtamu na wathahabu utafika tu. Zaidi ya ladha na falsafa embe ni daktari wangu wa asili. Ninapokula embe, ninajua ninapata milini yangu kiasi kikubwa cha vitamin A na vitamin C. Inanipa nishati ya haraka bila kutumia sukari za bandia. Katika ulimwengu huu, uliojaa vyakula vyakusindikwa embe linabaki kuwa cha kula harisi lina.

Unaponiuliza kama napendelea baridi au joto, unanialika nifungue kitabu cha hisia zangu kuhusu jinsi mwili na akili yangu inavyo itikia mazingira. Hii ni swali ambalo jibu lake linatengemea si tu joto la mazingira mbali pia hali yangu ya roho. Hata hivyo ni kijichunguza kwa kina mimi ni muumini mkubwa wa mazingira ya baridi. Naomba ni kupe safari ya fikra kwa nini baridi kwangu si adui. Mbali ni rafiki wa karibu na jinsi isivyo saidia kujenga utu wangu. Kuna utulivu fulani unaokuja na baridi. Wakati joto linapopanda, kila mtu anaonekana kuwa na haraka, kelele na shinikizo. Lakini baridi inapoingia, ulimwengu unaonekana kupunguza muendo. Kwangu mimi, baridi ni mwalimu wa umakini. Katika mazingira ya baridi, akili yangu inaturia. Hakuna ule uchovu unaotokana na jasho au kero ya jua kali machoni. Baridi inaalika kukaa ndani, kujifunika blanketi zito na kuzama katika ulimwengu wa vitabu au mawazo mazito. Ni mazingila ya nayostawisha ubunifu ni rahisi kufikiri na kupanga mipango ya baadae ukiwa katika utulivu wa baridi kuliko ukiwa unapambana na joto dinalo kufanya ujisikie mchovu na mwenye hasira za haraka Hapo ndipo upendo wangu wa baridi unapopata mwelekeo wa vitendo baridi inanipa fulsa ya kuvaa kwa stali na hathi na kuna kitu cha kishairi kuhusu kuvaa koti nzito, skafu au sweta laini mavazi ya baridi yanatoa hisia ya ulinzi na usalama ni kama utembea ndani ya nyumba yako ndogo iliobeba mwilini vile vile baridi inaruhusu faraga ya mwili. Ha katika joto sisi ujitahidi kuvaa nguo ilio kupata hewa lakini baridi inatuhimiza tuji kusanye. Inataka Inatukumbusha dhamana ya joto la ndani. Hakuna hisia nzuli kama kukumbatia kikombe cha chai cha moto au kahawa wakati nje kuna upepo wa baridi. Hali hii inajenga mazingira ya intimacy na ukaribu ambayo joto kali mara nyingi huya haribu kwa kutafuta tusiwe hata kugusa kwa sababu ya jasho. Kita aluma, mwili wa binadamu hupata usingizi mzito na bora katika mazingira ya baridi Kwangu mimi, usingizi ni ibada, hakuna kitu kinachonifurahisha kama kujivingiligisha ndani ya mashuka masafi na mazito wakati chumba kina ubaridi wa wastani baridi inanisaidia mwili wangu kupoa na kurejesha nishati iliopotea mchana joto mala nyingi huleta usumbufu usiku Kugeuka huku na kule Unahisi kero na unaamka ukiwa umechoka Lakini katika baridi usingizi unakuwa na safari ya amani na amani hua unafainisi wangu wa mchana kutegemea sana jinsi ndivyo lala usiku na baridi ndiyo msima msimamizi mkuu wa ubora wa usingizi wangu Nimejifunza somo kubwa la maisha kupitia msimu wa baridi baridi ya nje inatufundisha kuwa macho, kuwa chanzo cha furaha na joto lazima kitokee ndani. Ikiwa nje kuna baridi kali, unapaswa kuwasha moto wako wa ndani ili kupata mazoezi kuchakula bora au mahusiano ya kikaribu. Joto la asili nirahisi kupatikana lakini joto la baridi nirakutengeneza. Hali inayonifundisha.

Unaponiuliza kama nanunua vitu kwa kutumia simu yangu, jibu langu la mkato na la dhati ni ndiyo, na ninaifanya kwa kiasi kikubwa sana. Kwa kweli, imefika hatua ambapo simu yangu si tena kifaa cha mawasiliano pekee, bali ni duka kuu, linalotembea na mimi popote. Sababu ya kwanza inayofanya nitumie simu yangu kununua vitu ni urahisi usio na kifani. Siku hizi, ratiba zetu zimekuwa na shinikizo kubwa. Wazo la kuamka kuingia kwenye gari kutafuta sehemu ya kuegesha kuzunguka madukani kwa saa kadhaa maranyingi huonekana kama matumizi mabaya ya muda. Ninapokuwa kwenye simu yangu, iwe ni saa tano usiku nikiwa kitandani au nikiwa kwenye foleni ya basi na weza kuperuz maelfu ya bidhaa naweza kununua kitabu kutoka Amazon nguo kutoka duka la ndani au hata mboga za majani kupitia app ya sokoni. Yote haya ndani ya duka chache, ndani ya dakika chache simu imeniondolea ukomo wa kigeografia.Duka halihitaji kuwa karibu nami ili nifanye manunuzi.Ulimwengu wote umekua soko langu la karibu moja moja ya faida kubwa ninayopata kwa kununua kupitia simu ni uweza wa kulinganisha Ninapokuwa dukani mara nyingi unani unajikuta na shinikizo la kununua kile unachokiona hapo mbele yako Lakini kwenye simu nina uwezo wa kufungua tabu tano tafauti na kulinganisha bei, ubora na maoni ya wateja wengine Mimi ni mtu ninaedhamini thamani ya pesa zangu Kabla sijabonyeza kitufe cha lipia mimi husoma mauni ya watu wambao wamesha nunua bidhaa hiyo. Hii inanipa ujasili wakunipunguzia majuto ya baada ya manunuzi. Simu yangu inanifanya niwe mteja mwerevu haini hainiuzi bidhaa tu, mbali inanipa taarifa zinazo nisaidia kufanya manunuzi sahihi Siwezi kuzungumzia manunuzi ya simu bila kuguzia mpesa, Airtel money au mfumo ya kadi ya benki ili ku iliyo guunganisha unganishwa na simu.Hapa zamani kununuwa kitu ulihitaji kuwenda ATM kutuwa pesa taslimu, jambo ambalo lina changamoto zake na zikiusalama za usumbufu. Saza hivi mchakato wa malipo unachukua sekunde chache. Urahisi wa kulipia bidhaa kwa kutumia namba ya simu au kadi iliyohifadhiwa pekee kwenye app inafanya nijisikie kuwa na mamlaka kamili juu ya fedha zangu. Vile vile, inanisaidia kutunza kumbukumbu za matumizi yangu kwa usahihi kabisa Kwani kila ma ma mua maumala unaacha alama ya kidigitali ambayo naweza kuilejea mwishoni mwa mwezi kupanga bajeti yangu na u Najua wengi huuliza kuhusu usalama Je, siogopi kuibiwa taarifa zangu kweli ni kwamba nimekuwa na nithamu ya hali ya juu Ninatumia simu yangu kwa sababu mifumo ya sasa ina ulinzi wa hali ya juu kama vile biometrics Hii inanipa amani ya moyo kuliko hata kubeba pochi lililojaa kadi na pesa Ikiwa simu yangu inapo itapotea, unaweza kuifunga kwa mbali tafauti na pochi ambayo ikipotea kila mtu amepotea kununua kwa simu kumenifundisha kuwa muangalifu na teknolojia kutambua tovuti salama na kutumia two factors authentification kulinda akaunti zangu hivyo kwangu mimi simu ni salama zaidi kuliko njia za zamani Kuna furaha fulani.

Unaponiuliza kazi gani ninayodhamini zaidi, unanialika nitazame nje ya boxi ya mafanikio ya kifedha au hadhi ya kijamii. Katika ulimwengu huu ambapo mara nyingi tunapima dhamani ya mtu kwa cheo chake au ukubwa wa ofisi yake mimi nimekuja kugundua. Kuwa kazi yenye dhamani kuu ni ile inayopanda mbegu ya mabadiliko ambayo itadumu hata baada ya mfanyakazi kuondoka Baada ya utafiti kwa kina kuhusu taaluma mbali mbali Kwanzia madaktari wanao okoa maisha hadi wahadisi wanao jenga miji jibu langu la dhati ni hili kazi nilalo idhamini zaidi kuliko zote ni uwalimu. Naomba nifafanue. Sababu ya kwanza, inayofanya nidhamini kazi ya uwalimu na ukweli usiyopingika. Kuwa hakuna taaluma nyingine inayoweza kutokea bila uwalimu. Kabla daktari hajashika kisu cha upasuaji kulikuwa na mwalimu. Aliyemfundisha sayansi ya biolojia. Kabla rubani hajarusha ndege kulikuwa na mwalimu. Aliyemwelewesha kanuni za fikiza na isabati. Mwalimu ndiye kiwanda kinacho zalisha wataaluma wengine wote Kwa maana hiyo, dhamini ya mwalimu sio ya mtu mmoja ni dhamini inayozidisha mara elfu kupitia wanafunzi wake Ninapo muona mwalimu darasani Sioni tu mtu anayefundisha kusoma na kuandika mbali naona mtu anayeunda mustakabali wa taifa nzima Hii ni kazi ya kiungu kwa kiasi flani Kwani inahuhusisha kutoa nuru pale penye giza la ujinga Kitu kinachonifanya ni dhamini kazi hii zaidi ni kwamba Mwalimu mzuri hafundishi tu kile kilicho kwenye vitabu bali anajenga tabia na utu wa mwanadamu katika miaka yetu ya mwanzo, tunatumia muda mwingi kutukiwa na mwalimu wetu kuliko hata wazazi wetu Mwalimu anauwezo wakumfanya mtoto aliyekata tamaa anze kujiamini Anauwezo wakupanda mbegu ya uaminifu bidii na huruma ndani ya nafsi ya kijana Hii ni kazi ya uhandishi waroho. Ninadhamani kazi inayoweza kubadilisha mwelekeo maisha ya mtu kutoka kwenye ghasia ya uhalifu kuelekea kwenye tija na amani. Dhamini hii haina bei, kwani matunda yake huonekana kwenye jamii yenye maadili na utulivu. Na dhamini uwalimu kwa sababu unahitaji kiwango cha subira, ambacho taalamu nyingi hazi hitaji. Mwalimu anapaswa kukabiliana na watoto wenye asili tafauti. Uwezo tafauti kuelewa na changamoto mbalimbali za nyumbani. Anapaswa kurudia somo moja marakumi kwa upendo na tabasamu had itone la mwisho la kuelewa limuingie mwanafunzi. Kujihuku ni kujitowa mhanga. Mara nyingi walimu wanafanya kazi katika mazingira magumu na malasahi duni. Lakini shauku ya kuona kijana huyu ameelewa ndio inaowafanya waendelee. Hii ni aina ya upendo wa kimatendo ambao unanifanya ni waheshimu na kuadhihisha kama mashujaa wa kimia wa jamii yetu. Dunia inasonga mbele kwa sababu maarifa yanayoridhishwa kutoka kizazi kimoja hadi kingine bila kazi ya walimu. Kila kizazi kingelazimishwa kuanza upya kuunda moto au gurudumu. Mwalimu ni mlinzi wa maktaba na ya binadamu na dhamini kazi anayohakikisha kuwa masomo ya kale hayarudiwi na kwamba mafanikio ya kale ya naboreshwa katika zama hii za teknolojia. Mwalimu anabadili.

Unaponiuliza kuhusu mafanikio niliyo ya pata kazini, unanipa fursa ya kurudi nyuma na kutazama nyayo zangu tangu nilipoanza safari hii ya kitaaluma. Mafanikio kwangu si kitu kina chotokea maramoja. Kama vile kuna pashindwa unapandishwa cheo au uongozi mashahara mbali ni mfululizo wa ushindi mdogo mdogo unaojenga uwezo heshima na uwaminifu Nikijitathimini mafanikio yangu yanagawa nyika katika tabaka nnekuu ukuwaji wa uwezo binafsi mchango wa timu utatuzi wa changamoto ngumu na ujenzi wa utamaduni wa kazi Mafanikio yangu ni kwanza ya msingi ni mangeuzi ya uwezo wangu wa kifundi Nina kumbuka siku zangu za kwanza kazini Nilikuwa na shauku lakini pia nilikuwa na hofu ya kufanya makosa Mafanikio makubwa kwangu ya mekua ni uwezo wakujifunza na kuboe na kubobea katika nyanda zangu za kazi hadi kufikia hatua ambapo Sasa mimi ndiye mtu ambaye wenzangu wanakuja kwake kutafuta ushauri Nimefanikiwa kujiendeleza kitaaluma Kwa kupata vyeti muhimu na kujifunza zanaampya za kidigitali ambazo zimeongeza ufanisi wa idara yetu kwa zaidi ya asilimia 30 Lakini zaidi ya vyeti, mafanikio yangu ni ule ujasiri wa kitaaluma. Uwezo wakusimama mbele ya bodi ya wakurugenzi au wateja wakubwa na kuwasilisha mawazo yangu kwa hoja zenye mashiko. Huku ni kushinda hofu ya ndani na kwangu huo ni ushindi wakudumu. Kila kazi ina mlima yake na mafanikio yangu makubwa ya nahusiana na jinsi nilivyo panda mlima hiyo na kumbuka mradi mmoja uliokua unakaribia kufeli kutokana na ukosefu wa mawasiliano na rasilimali. Mafanikio yangu hapo haya kuwa tu kumaliza mradi huo kwa wakati mbali ni jinsi nilivyo weza kuunganisha timu ili yokua imekatika vipande vipande Nilitumia stadi zangu za mazungumzo na uongozi kuleta marithiano ni kapanga upya vipa umbele na mwishowe mradi huo ukawa mmoja wa miradi yenye faida kubwa zaidi katika historia ya kampuni yetu Mafanikio haya ya nanifundisha kuwa kazi situ kuhusu kutimiza majukumu bali ni kuhusu kusimamia watu na hisia zao kuaminiwa kusimamia miradi ya mamilioni ya pesa ni mafanikio ya nayonipa fufahari si kwa ajili ya pesa hizo mbali kwa ajili ya uaminifu uliowekwa kwangu Mafanikio ambayo ya nagusa moyo wangu zaidi ni yale ya nayohusu watu wengine katika kipindi cha kazi ni mefanikiwa kuwa mshauri kwa wafanyikazi wapya zaidi ya kumi Kuwaona vijana walioingia kwa kati hawajui pakuanzia wakiwa na kuwa viongozi wa idara ya mafanikio yangu pia na amini kuwa mafanikio ya kweli kazini si kufika kileleni peke yako mbali ni kufika huko ukiwa umebeba wengine Nimefanikiwa kujenga utamaduni wa ushirikiano ambapo hakuna mtu anayeogopa kuuliza maswali au kutoa wazo geni. Hii amani ya kisaikolojia inanisaidia kujijenga kwenye timu yangu imesababisha kupungua kwa wafanyi kazi, wanaowacha kazi kwa kuongeza motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Hii ni alama ya kudumu ambapo itabidi hata siku nitakapoondoka kwenye kampuni hii Hatimaye mafanikio makubwa ambayo nimeyapata hivi karibuni.

Unanoponiuliza kama napenda kuoga kwa maji moto, unagusa moja ya ibada muhimu katika zaidi katika ratiba yangu ya kila siku Kwangu mimi, kuoga kwa majimoto si tendo la usafi wa mwili pekee ni tendo la kurejesha amani na nafsi ni tiba ya kujisia saikolojia na moja ya starehe ndogo ambazo dunia inatupa bila malipo makubwa Nikijitazama jibu langu la 30 kwamba na ipenda kuna kuithamini sana bafu ya maji ya moto na inayo inayokama sehemu inayeepukia na afya yangu ya akili na mwili Naomba ni kupe sababu za ndani kwanini maji ya moto kwangu ni zaidi ya joto la nyuki tu siku ya mwanadamu wa kisasa imejaa changamoto Kwanzia foleni barabarani shinikizo la kazi hadi kelele za kijamii Ninaporudi nyumbani jioni mwili wangu mara nyingi huwa na uzito wambao huonekani kwa macho bali unahisika kwenye mabega na mgongo Ninapoingia bafuni na kuwacha maji ya moto itiririke mwilini mwangu ya nahisi kama vumbi la matatizo ya siku hiyo inaosho na kutoweka yale matone ya moto ya napogusa ngozi ya nanisisimua mfumo wangu wa fahamu na kuumbia ubongo wangu Sasa uko salama kazi imekwisha huu ni mchakato wa kujizidua upya maji ya moto ni kama mikono ya upendo inapo kumbubatiwa baada ya vita ndefu mbali na hisia kuna kweli wa kubailijia kubailijilio Kwa nini mapenda napenda maji ya moto Mimi ni mtu nae ninayependa harakati na mara nyingi misuli yangu huchoka kwa kukaza maji ya moto ya potulia mwilini Nasaidia kutanua mishipa ya damu Jambo linaloongeza mzunguko wa damu kwenye tishu la misuli ya iliochoka Hii ni kama masaji ya asili yale maumivu madogo ya viungo na uchovu wa kukataa kukaa kwenye kiti cha ofisi kwa saa nane Yanatolewa ndani ya dakika kumi za maji ya moto Kwangu mimi hii ni sehemu ya matengenezo ya machini yangu ya mwili. Bila maji ya moto ningehisi mkavu na mwenye kukau kakamaa, lakini maji ya moto yanani yanajaribu kurudisha ule unyu unyumbufu. Umewahi kujiuliza kwanini mawazo bora zaidi huja ukiwa bafuni Kwangu maji ya moto yanatengeneza mazingira ya meditation bila mimi kujijua Unapokuwa chini ya maji ya moto huna simu, huna kompyuta na huna mtu anayekusemesha ni wewe na mawazo yako tu joto la maji linakutuliza mwilini akili yangu inaanza kufunguka mara nyingi suluhisho la matatizo mangu ma mangumu ikaya ya kazi au mawazo wazo la miladi mpya hujii hunijia nikiwa katika kati ya povu la sabuni na mvuke wa maji ya moto. Mwanga wa kati wa bafu na sauti ya maji yanatengeneza kuta za faraja ambazo ni adimu kuzipata katika ulimwengu wa leo maji ya moto ni msaada wangu wabafuni Mimi ni mumuni wa ubora wa usingizi wataalamu wa afya wanasema kuwa uoga kwa maji ya moto sasa saa moja kabla ya kulala husaidia mwili kupunguza joto lake la ndani Baada ya kuoga jambo linalo linaloumbia ubongo kuwa ni wakati wa kulala Ninapomaliza kuoga kwa maji ya moto najisikia mwepesi na mlegevu hadi hii ya kulegea ndiyo msingi wa usingizi mzito.

Unaponiuliza kama mimi ni mtu wa kuahi au kuchelewa, unagusa moja ya guzo kuu la watu ya utu wangu. Katika ulimwengu ambapo, dhana ya muda wa mwafrika au tabia ya kuchelewa imekuwa ikichukuliwa kama jambo la kawaida, mimi nimechangua kusimama upande tofauti. Mimi ni muuni mkubwa wa kuwahi na kwa kweli kwangu mimi kuwahi si kufika kwa wakati uliopangwa. Mbali ni kufika dakika chache kabla ya wakati huo Naomba nikutembeze kwenye fulsafa yangu ya muda na kwa nini ni naona kuwa kuwahi ni alama ya ukomavu na heshima sababu yangu ya inayonifanya nichefuke na wazo la kuchelewa ni heshima kwa wengine. Ninapoahidi kukutana na mtu saa tisa kamili na nikafika saa tisa dakika kumi Maana yake ni kwamba nimeiba dakika kumi za maisha ya mtu huyo ambazo hataweza kuzipata tena. Muda nirasilimali pekee ambayo binadamu wote unapewa kwa usawa na tukishaitumia hatuipati tena Kwa kuahi nina tuma ujumbe wa kimya kwa mtu ninayekutana nae. Nina thamini muda wako Nina kuheshimu Nina ichukulia ahadi yetu kwa uzito kuchelewa kwangu kungekua ni kusema kuwa muda wako ni muhimu kuliko wao na hivyo ni tabia ambayo sitaki iambatane na jina langu. Kuna tafauti kubwa ya kisaikolojia kati ya mtu anayewahi na yule anayechelewa. Mtu wa anayechelewa maranyingi anaishi katika hali ya dharura isiyo na lazima. Ana pambana na foleni huku moyo ukimanda. Ana shuka kwenye usafiri huku akitowa jasho na anafika kwenye mkutano akiwa amechoka na akili yake ikiwa imevurugika Ninapenda utulivu. Ninapowahi, ninapata nafasi ya kushusha pumzi. Ninapofika dakika kumi kabla ya muda, ninapata fursa ya kuangalia mazingira kupanga ndondoo zangu na hata kukunywa glasi ya maji. Hii inanifanya nianze mazungumzo au kazi nikiwa na akili tulivu Kuwahi kunipa mamlaka juu ya siku yangu Badala ya kunikimbizwa na muda Mimi ndiye ninaye onyungoza muda wangu katika ulimwengu wa kitaaluma uaminifu unajengwa kwa vitendo vidogo vidogo Ikiwa siwezi kuaminika kufika kwenye mkutano saa nne kamili Muajiri au mteja wangu atawezaje kuniamini kusimamia mradi wa mamilioni ya pesa Hakuwahi kwangu ni kadi yangu ya utambulisho inajenga sifa zangu kama mtu anayetabirika na anayewajibika. Watu wanajua kuwa nikisema nitakuwepo nitakuwepo. Hali hii inanifungulia milango mingi ya fursa kwa sababu watu wanapenda kufanya kazi na watu ambao hawaingili mipango yao kwa makosa yanayoweza kukuepukika kama kuchelewa. Nidhamu ya muda na nidhamu ya maisha. Najua kuwa watu wanaposema lakini foleni na dharura zipo? Ndiyo zipo na ndiyo maana mimi huwahi. Kanuni yangu ya rahisi ninapopanga safari yangu kana kwamba kutakuwa na mchanga moto njiani. Ikiwa safari inachukua dakika 30, mimi ninatoa dakika 45 kabla. Ikiwa nitakutana na foleni, nitafika kwa wakati. Ikiwa kutakuwa na foleni, nitafikuwa nimeiwahi na nitakuwa na dakika kumi na tano kusoma kitabu au kujibu barua pepe. Wahi, kunanipa, buffer zone. Maisha hayatabiriki, lakini tabia ya kuchelewa maranyingi ni matokeo ya.

Unaponiuliza ninafanya nini kulinda mazingira unaguza moja ya misingi mikuu ya maisha yangu. Kwa muda mrefu nimeacha kuamini kuwa mabadiliko ya mazingira ni jukumu la serikali au mashirika makubwa pekee. Nimegundua kuwa dunia yetu ni mkusanyiko wa matendo, madogo ya mamilioni ya watu, Hivyo nimeamua kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa sehemu ya uchafuzi Kwangu mimi kulinda mazingira si tukio la maramoja bali ni mfumo wa maisha. Hivyo ndivyo nilivyo shiriki katika kulinda sayari yetu kila siku hatua yangu ya kwanza na ya dhati nilianza na kupunguza matumizi ya plastiki hasaa zile za kutumia mara moja Nimejenga tabia ya kutembea na chupa yangu ya maji au chuma ya mfuko wa kutambaa kwa ajili ya manunuzi Inapofika wakati wa kutupa taka nyumbani mimi ni muamini wa kununua tenga na rejea Yani sort and recycle. Sichanganyi taka za chakula na taka za plastiki au karatasi. Taka za mboga za matunda zikitumia kutengeneza mbolea za asili kwa ajili ya bustani yangu ndogo Kwa kufanya hivi ninapunguza kiasi cha taka zinazoenda kwenye dampu na kutoa fursa kwa vitu kama chupa za kioo na maboksi kurejelewa viwandani. Hii ni hatua ndogo lakini kinifikiria ni tani za plastiki zinazoishi baharini au kuwa kila chupa inayoonda inathamana. Na nimekuwa mwangalifu sana na jinsi ninavyotumia nishati nyumbani na kazini kwangu. Kijani huanza kwa swichi ya taa nahakikisha taa zote za vifavyaa vya elektroniki vimezimwa wakati havihitajiki. Nimebadilisha balbu zote za zamani na kutumia balbu za LED zinazookoa nishati. Zaidi ya hayo nimeanza mchakato wa kuhamia kwenye nishati mbadala nyumbani kwangu ninatumia mfumo wa jua, yaani solar energy, kwa ajili ya baadhi ya mahitaji ya umeme na kupasha maji Hii ni TC2 kwa ajili ya kuokoa gharama, mbali ni kwa ajili ya kupunguza nyayo nyayo yangu ya babuni, yaani the carbon footprints. Kila kilowati na nishati safi ninayotumia ni mchango wangu katika kupunguza uzalishaji wa gesi chafu zinazosababisha ongezeko la joto duniani. Maji ni uhai na katika ulimwengu ambao uhaba wa maji unazidi kuwa tisho siwezi kuendelea kuyatumia bila mpango. Nimejifunza mbinu za kuhifadhi maji kama vile kuvua maji ya mvua kwa ajili ya usafi wa jengo na kuangalia bustani Pia nimebadilisha mifumo ya mabomba nyumbani ili kuzuia upotevu wa maji. Kuoga wa muda mrefu na kuhakikisha bomba halitiririki wakati ninapiga mswaki na kukanuni ambazo zimezifanya kuwa sehemu ya asili yangu. Nitatambua kuwa maji yanayotumia kwa ubadilifu leo ni maji ambayo kizazi kijacho kitayahitaji kwa ajili ya kuishi huenda ikashangaza lakini kile ninachokula kina athiri mazingira. Nimeamua kupunguza matumizi ya nyama na kuelekea zaidi kwenye vyakula vya mimea uzalishaji wa nyama kwa kiasi kikubwa unachangia ukataji wa misitu na uzalishaji wa gesi ya methane. Kwa kula bidhaa za asili na zinazozalishwa ndani ya nchi inapunguza nishati inayotumika kusafisha chakula kutoka.

Unaponiliza kama napendelea mahali pa kimya au pa kelele, unageuza kiini cha jinsi ninavyo ingiliana na ulimuingu. Unanizunguka. Katika kalne ya ishilini na moja, ambapo kelele zimekua sehemu ya maisha kuanzia mlio ya simu mziki wa lekodioni hadi gasia za magari. Kupata sehemu ya kimya imekua ni ya nasa nadra. Bila kusita, mimi ni muumini na mpenzi mkubwa wa mahali pa kimya. Kwangu mimi, ukimia siyo tu kutowepo kwa sauti mbali ni uwepo wa hali fulani tukufu inayoruhusu maisha yandani ya mwanadamu kuchanua. Naomba ni kupe sababu za kina kwanini ukimya ndiyo kiimbilio langu kuu. Mimi naamini kuwa na mawazo makuu duniani ya nazaliwa katikati ya makelele na gasia. Mbali ya nazaliwa katika upweke wa kimya. Ninapokuwa pahali pakimya, akili yangu ufanya kazi kama darubini inaweza kuona mambo madogo na ya ndani ambayo kelele ingiafunika kelele ni kama mawimbi makali ya bahari yanayo vurugu mchanga lakini ukimya ni kama maji tulivu ya ziwa yanayo kuhuruhusu kuona mpaka chini kabisa katika ukimia ninaweza kuunganisha nukta za mawazo mbali mbali Ninaweza kupanga mipango ya mbali na ninaweza kuandika au kuunda bila kuingiliwa ubunifu unaitaji na fasi ya hewa na ukimya ndiyo unautowa na fasi hiyo kelele zinalazimisha akili yangu kuwa katika hali ya kujihami Lakini ukimya unaipa akili yangu uhuluwa kutawala ulimwengu wa kelele unachosha Kila sauti tunayo isikia inahitaji nishati ya ubongo ili ichakata Iwe tunaijua au hatuijui Baada ya siku ndefu ya mikutano na mazungumzo na sauti za mazingira Mimi uhuhisi nimeishiwa na nishati mahali pakimya ndipo stendi yangu ya kuchajia Ninapokaa mpahali pakimya mfumo wangu wa nevi unashusha shinikizo mapigo ya moyo ya natulia na mahoni za msongo wa mawazo zinapungua, ukimya unanipa uwezo wa kujisikilia mimi mwenyewe ni katika ukimya ndipo ninaweza kutafautisha kati ya sauti ya dunia na sauti ya nafsi yangu bila ukimya ni rahisi kupotea katika matakwa na kelele za ulimwengu moja ya faida kubwa za maisha pa kimya ni kwamba inakuezesha kusikia sauti ambazo kelele uziziba katika ukimya wa asubuhi naweza kutikia upepo ukicheza na majani ya naweza kusikia ndege wa kumbali au hata sauti ya upumuaji wangu mwenyewe Hali hii inajenga mahusiano ya kina na asili na mazingila mahali pakimya kuna nifanya niwe muangalifu zaidi Inanifundisha unye nyekevu unagundua kuwa ulimwengu unaluga yake ambayo haitaji kupiga yowe ili yeleweke Kwa mtu anaependa ukimya Hata harufu ya ardhi badala ya mvua muanga wa muwezi unakuwa na sauti ya kipeke Ninaweza kuonekana kama kitendawili Lakini ukimya unaboresha uhusiano wangu na watu wengine Ninapokuwa mahali pa kelele mazungumzo hua ni ya juu na ni ya juju kwa sababu tunapaswa kupige kelele ili tusikike Lakini mahali pakimya mazungumzo yanakuwa na uzito Napenda kukaa na rafiki mahali penye utulivu.

Unaponiuliza kama napenda kupanda milima, unaguzia sehemu ya maisha yangu inayohusu zaidi ya mazoea na viungu au utalii wa kawaida. Kwangu mimi kupanda milima ni ibada, ni safari ya kuelekea ndani ya nafsi yangu, huku nikikwea kilele cha nje. Jibu langu la 30 kwamba ni napenda kupanda milima kwa shauku isio elezeka. Si kwa sababu ni rahisi mbali kwa sababu ni ngumu na inatupa ukweli ambao maisha ya bondeni hayawezi kutupa. Naomba nikupe sababu. Milima ni mwalimu mkali lakini mwadilifu. Unapowanza kupanda unakuwa na msisimuko na nishati tele Lakini unapofika katikati wakati miguu inapowanza kuuma mapafu ya napoingia hewa kidogo iliopo na kilele kinaonekana kuwa mbali zaidi kuliko ulivyothani Hapo ndipo milima unapowanza kukufundisha Kupanda milima kumenifundisha kuwa ushindi huji kwa haraka unakuja kwa hatua moja baada ya nyingine One step at a time Kuna wakati unatamani kurudi nyuma Kuna wakati mwili unakuambia uwezi Lakini roho unakuambia songa mbele Huku kuvumilia maumivu ya muda ili kupata ushindi wa kudumu ni somo ambalo nina litumia katika kila nyanja ya maisha yangu Iwe ni kazini au kwenye mahusiano mlima unanikumbusha kuwa mambo ya thanmani yanahitaji jasho na subra katika ulimwengu wa leo, sisi binadamu tunajiona kuwa ni mabwana wa kila kitu Tuna teknolojia, tuna majengo marefu, tuna mamlaka Lakini tunaposimama mbele ya mlima mkubwa kama kilimanjaro au milu unagundua jinsi ulivyo mdogo mlima umekuwepo kwa mamilioni ya miaka kabla yako na utakuwepo kwa mamilioni ya miaka baada yako hisia hii ya kuwa mdogo siyo ya kunidhalilisha mbali ni ya kuninyenyekeza. Inanifundisha kuwa mimi ni sehemu kidogo ya mfumo mkubwa wa kustaajabisha wa asili. Unyenyekevu huu unaniondolea kiburi na kunifanya ni idhamini kila pumzi na kila kiumbe kinachokutana nacho njiani. Mlima inanifundisha kuheshimu mazingila na kutambua kuwa sisi ni wapita njia tu katika sayari hii maisha yetu ya kila siku yamejaa kelele za kidigitali, foleni na shinikizo za kijamii Kupanda mlima ni digital detox ya asili Unapokuwa mlimani, kuna hakuna mawimbi ya simu, hakuna matangazo ya biashara na hakuna kelele za magari Kuna sauti ya upepo tu, sauti ya buti zako zikiguza mawe na sauti ya mapigo ya moyo wako Ukimiya huu ni dawa, inanipa nafasi ya kusafisha akili yangu matatizo yaliyo onekana kuwa makubwa bondeni yanapo onekana ukiwa urefu wa mita elfu nne Yanaanza kuonekana kuwa madogo na yawezi kukutuliwa Mamlima inanipa uwezo wa kuona picha kubwa The big picture Ini mahali ambapo nafsi yangu inapata nafasi ya kupumua na kurejea Kulejesha nishati zilizopotea kwenye gasia za mji Ingawa kupanda mlima ni juhudi binafsi Maranyingi ni tukio la kijamii lenye 30 na ya hali ya ju Unapopanda mlima na wenzako au hatua unapokutana na wengine njiani Kuna aina ya undugu inayozaliwa Kila mtu anamtia moyo mwenzake Hakuna anaejali cheo chako.

Unaponiuliza kama napenda kuandika au kuongea, unanigusa katika sehemu muhimu ya jinsi ni navyo chakata ulimwengu na kutoa kikile kilicho ndani ya moyo wangu. Ingawa kuongea ni hitaji la kijamii na la kila siku na ni njia ya haraka ya kuungana na watu, mimi ni muumini mkubwa na mpenzi wa kuandika. Kwangu mimi, kuandika siotu njia ya kuwasilisha habari, ni mchakato wa kutafakari, ni sanaa ya ujenzi wa mawazo, na ni njia pekee ya kuwacha alama isio futika. Naomba ni kupe safari ya fikira kwanini kuandika ndio luga ya nafsi yangu. Sababu ya kwanza, inayofanya nipende kuandika zaidi ya kuongea ni uwazi. Ninapoanza ninapoongea mawazo yangu mara nyingi kutoka kwa kasi. Wakati mwingine, yakiwa hayajapangwa vizuli au yakiingiliwa na hisia za wakati huo. Lakini ninapoandika napewa zawadi ya muda kuandika kuna niruhusu kusimama kufuta kupanga upya na kuchagua neno sahihi ambalo limebeba uzito wa kile ninachomanisha ni kama mchoraji anavyo chonga jiwe Ninaanza kwa wazo gafla na linasafisha mpaka lile thati katika ulimwengu wa maandishi hakuna nafsi ya kuleta ya kuteleza ulimi Kila nukta na kila koma inamana yake Hii inanipa amani na ya moyo nikijua kuwa kile ninachoandika ndicho hasa ninacho fikiri kuandika kuna nipa buffer zone au eneo la usalama katika kati ya hisia zangu na matendo yangu katika hali ya mgogoro au mazungumuzo mazito, kuongea kunaweza kuleta majuto ikiwa hasira au wasiwasi utatawala Lakini ninapoandika iwe ni barua, barua pepe au dondoo ninapata nafasi ya kupunguza ukali wa hisia na kuweka mantiki mbele maandishi ya naniruhusu kueleza mambo magumu kwa utulibu inampa mpokeaji nafasi ya kusoma, kutulia na kuelewa kabla ya kujibu Hii inajenga mahusiano enye afya na kuna yanayo zingatia heshima Kwangu mimi kuandika ni njia ya kuwa muangalifu na mioyo ya wengine huku nikibaki kuwa mkweli kwa nafsi yangu Mimi hutumia kuandika kama njia ya kufanya usafi ndani ya kichwa changu, kuna wakati akili inajaa mawazo mengi, hofu na mipango kiasi kwamba inakuwa nzito kuongea kuhusu mambo hayo, kunaweza kusaidia Lakini yaweka kwenye karatasi ni kama kuyahamisha mizigo kutoka kwenye bega yangu na kuiweka mezani Ninapoandika diary, ninaona matatizo yangu ya kibadilika kutoka kuwa majitu makubwa ya kutisha na kuwa mistari ya maandishi inayoweza kuthibitiwa inanisaidia kuona mwelekeo wa maisha yangu kutambua makosa niliofanya na kusherekea ushindi mdogo mdogo kuandika ni tiba isio na garama ambayo inaweza inaweka safi kiakili Kuna msemo wa kale wa kilatini unayosema maneno ya naruka maandishi ya nabaki Hii ndiyo sifa kuu inayofanya niheshimu maandishi mazungumzo ni ya mdomo mara nyingi hupotea kwenye upepo au kusahaulika, baada ya muda mfupi, hata kumbu kumbu za binadamu zinaufa, tunasahau maelezo muhimu lakini, maandishi ni dalaja ya vizazi, inaweza kusoma maandishi ya mtu aliyeishi miaka mia tano iliopita na kuelewa akili yake kama kwamba tuko chumbani.

Unaponiuliza jinsi ninavyoweka malengo yangu ya kikazi Unagusia pahali ninayozalisha ufanishi wangu Kwangu mimi kuingia kazini bila malengo ya mwezi ni sawa na hodha inayosafiri baharini bila dira Unaweza kuenda kasi lakini hunahakika kama utafika uendako mchakato wangu si wa kubahatisha ni mfumo wa makusudi niliyouboresha kwa miaka mingi ili kuhakikisha kuwa kila mwezi unakuwa bora kuliko uliopita Naomba ni kupeleke kwenye jiko langu la mipango ni kuonyeshe hatua kwa hatua jinsi ninavyojiandaa kwa ushindi Kabla sijaandika lengo jipya la mwezi ujao Mimi huanza na kutafakari ya mwezi unayoisha Hii naifanya katika siku mbili za mwisho wa mwezi Ninajiuliza maswali magumu ni nini kilifanikiwa na kwa nini ni nini ni wapi nilikwama? Je muda wangu mwingi ulienda kwenye mambo yenye tija au kwenye zimamoto Tafakari hizi inanizuia kurudia makosa yale yale Ikiwa lengo la mwezi uliopita halikutimia Nilikutimia Sifu silifuatii tu na chagungua kama bado linaumuhimu na kulekebisha mbinu huu ndio msingi wa uaminifu wa nafsi yangu Mafanikio hayaji kwa kufanya mambo mingi mbali kwa kufanya mambo sahihi moja ya makosa niliyokuwa nafanya zamani ni kuandika orodha ndefu ya malengo kumi au ishirini matokeo yake yalikuwa ni kuchoka na kutokamilisha mengi Sasa hivi natumia kanuni ya vipaumbele Kwa kazi kwa kila mwezi ninaanzisha malengo matatu makuu haya ni mambo ambayo yakifanikiwa mwezi wangu utakua na ushindi mkubwa Hata kama mambo mengine madogo hayatatimia Ninahusisha malengo haya na malengo makuu ya kampuni na maendeleo yangu ya muda murefu kitaaluma Hii inanisaidia kuwa na focus ya leza kelele za kila siku zinapokuja najua nini cha kusema Hapana ili kulinda vipaumbele vyangu Lengo kubwa linaloweza kupolomosha kwa mfano lengo la kuongoza mazao na alishilimia ishilini ni kubwa mno kuchakata na mipigo Nitachofanya ni kuvunja lengo la mwezi kuwa malengo ya wiki Kila wiki ninanamba au matokeo mahususi ninayotaka kuyaona Hii inanipa hisia ya ushindi mapema. Kabla ya kusubili mpaka mwisho wa mwezi, unaokama ni mlefu. Nimeweza kurekebisha malengo tangu wiki ya kwanza. Huu ni kufanya mlima uonekane kama mfululizo wa vilima vidogo. Kila ninapokwea kimoja na nishalti yangu ya kuendelea mbele inaongezeka Sili moja ambayo nimegundua ni kwamba malengo yasiyo na hisia hayadumu pembeni kila lengo la kazi ninaandika sababu ya kufanya hivyo Kwa nini nataka kukamilisha mradi huu Je ni kwa ajili ya kupata sifa ya uongozi Je ni kuajili ya kurahisisha kazi kwa timu yangu ninapokuwa na sababu inayochochea hisia zangu uvivu unapotaka kuniingia katikati ya mwezi nakumbuka kwa nini yangu Hii inanipa nidhamu ya ndani ambayo haitegemei mutisha ya nje malengo yangu ya kazini yanakuwa ni sehi.